Naam, jiko ni kifaa muhimu sana kinachotumika kwa ajili ya kupikia chakula katika nyumba, taasisi na maeneo ya kisasa. Jiko husaidia katika kuanda vyakula kwa kutumia vienzo mbalimbali vya nishati kama vile makaa, gesi, umeme au kuni. Umuhimu wa jiko unaonekana katika maisha ya kila siku ya binadamu kwa sababu bila jiko maandalizi ya chakula yangekuwa magumu na yasio salama kwa afya ya binadamu. Pia, kwa upande wa matumizi, jiko hurahisisha upishi kwa kuthibiti moto na muda wa kupika. Hii husaidia chakula kupikwa vizuri, kuhifadhi virutubishi na kupunguza hatari ya ajali. Jiko pia husaidia kuweka mazingira ya jikoni kuwa salama na safi hasa pale linapotumiwa kwa usahihi na kufuata kanuni za usalama matumizi sahihi ya jiko hupunguza upotevu wa nishati na gharama za kupikia vile vile jiko lina mchango mkubwa katika ustawi wa familia na jamii inasaidia kuokoa muda kuongeza ufanisi wa kazi za nyumbani na kuboresha afya kwa kuwezesha upishi wa chakula salama na chakula bora Jiko ni sehemu muhimu ya maendeleo ya maisha ya binadamu kwani linaonyesha mabadiliko ya teknolojia na maana ya jamii yanavyoboresha njia za kuanda chakula Jiko ni kitu muhimu sana katika jamii kwa sababu imeeza kuleta manufaa mengi kuweza kusaidia watu kupika vizuri bila hatari zozote za kuweza kuwa na mambo na ambao si mazuri au ukosefu wa upishi ukosefu wa upishi na ambao ni wa teknolojia ya hali ya juu Jiko ni kitu kizuri sana katika jamii au kwenye familia.

Naam asante ni neno la heshima na shukrani linalotumika sana katika lugha ya kiswahili kuonyesha kuthamini jambo jema lililofanywa au lililosemwa na mara nyingi hutumika hasaa unapomsaidia mtu au mtu anapopata manufaa na ambayo ni manufaa ya kweli neno hili linaonyesha adabu unyenyekevu na kutambua mchango au juhudi za mwenzako kutumia asante ni sehemu muhimu ya mawasiliano mazuri au humaanisha uhusiano kuweza kuimarisha uhusiano dhabiti uhusiano na ambao ni uhusiano mzuri kati ya watu katika jamii Neno hili ni neno la heshima na adabu kwa sababu ni neno na ambalo lina maana kubwa Pia Asante hutumika kuonyesha maadili mema na malezi bora mtu anayesema Asante huonekana kwa heshima mwenye shukrani na anayejali hisia za mwingine Neno hili ni neno nzuri sana Neno hili husaidia kupunguza migogoro kuleta amani na kujenga mazingira ya kuheshimiana kati ya watu wa warika na hata watu na ambao ni watu wakubwa Pia asante si neno la kawaida tu bali pia ni msingi wa mawasiliano bora na mshikamano wa kijamii lina mchango mkubwa katika kujenga jamii yenye heshima upendo na maelewano na ndiyo moja ya maneno muhimu zaidi katika matumizi ya lugha na pia ni maneno na ambayo ni maneno mazuri ya kuonyesha heshima.

Naam, baruapepe ni njia ya mawasiliano ya kielektroniki inayotumika kutuma na kupokea ujumbe kupitia mtandao wa interneti inaruhusu watu au taasisi na makampuni kubadilisha tofauti kwa haraka bila kutumia karatasi baruapepe imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kisasa kwa sababu inaokoa muda na kurahisisha mawasiliano ya kila siku katika nyanja mbalimbali. Kwa upande wa matumizi, baruapepe hutumika katika kazi masomo na biashara inasaidia kutuma taarifa rasmi, kutuma mwelekeo, taarifa za kazi na nyaraka muhimu kwa usalama na mpangilio mzuri. Baruapepe pia hurahisisha mawasiliano kati ya watu walioko maeneo tofauti bila kuhitaji, kukutana, ana kwa ana, jambo lililoongeza, ufanisi na tija baruapepe ni kitu muhimu sana kwa sababu husaidia watu kuweza kuwasiliana vizuri bila shida zozote au bila kuweza kutoka mahali mtu alipo Iwapo mko kazini unaweza ukawasiliana na mwenzako hata kama hamuko kitengo kimoja mnaweza mkawasiliana kwa kupitia barua pepe barua pepe husaidia sana kwa sababu ni njia rahisi na njia ya haraka kuweza kuwasiliana Pia barua pepe ina umuhimu mkubwa katika dunia ya teknolojia na mawasiliano inakuza uwazi uwajibikaji na kumbukumbu za mawasiliano kwa sababu ujumbe unaweza kuhifadhiwa na kurejelewa baadae barua pepe ni chombo muhimu kinachoendelea kuchangia maendeleo ya kijamii, kielimu na kiuchumi katika jamii barua pepe ni muhimu sana kwa sababu ni njia rahisi ya kuweza kuwasiliana na wenzako au kuweza kutuma vifaa bora kama vile ni kuweza kutuma nyarafa au vitu na ambavyo ni muhimu ya kampuni au hata vya mtu binafsi.

Naam chumba ni sehemu maalumu ya nyumba au jengo lolote inayotengwa kwa ajili ya matumizi fulani kinaweza kutumika kama mahali pa kulala, kupumzika, kufanya kazi, kusomea au kuhifadhi vitu kulingana na mahitaji ya mtumiaji Chumba hutoa faragha na utulifu jambo ambalo ni muhimu kwa ustawi wa mtu binafsi na familia kwa ujumla Pia chumba hupangwa kulingana na kazi yake ili kiwe na matumizi bora mpangilio mzuri husaidia kuongeza nafasi kurahisisha matumizi na kufanya mazingira ya ndani ya jengo yawe nadhifu na kuvutia na kuwa mazingira safi mazingira yenye usafi na mwanga ndani ya chumba ni mambo muhimu ya yanayochangia afya, faraja na ufanisi wa shuguli zinazofanyika humo ndani Pia chumba kina umuhimu mkubwa katika maisha ya mwanadamu kwa sababu kina changia usalama, faraja na utaratibu wa maisha Chumba kizuri huongeza ubora wa maisha kwa kumpa mtu mazingira yanayo msaidia kupumzika, kufikiria na kuishi kwa utulivu. Hivyo, chumba ni sehemu ya msingi katika makaazi na majengo ya kisasa, ambayo ni kitu muhimu sana. Haswa unapokuwa na chumba na ambacho umeweza kukipanga vizuri ni chumba na ambacho uwa na muonekano mzuri na ni chumba kizuri cha kuweza kufanya mambo zako bila usumbuvu wa aina ya yote. Chumba ni kitu muhimu sana kwa maisha ya binadamu kwa sababu humsaidia kupumzika au kuweza kutekeleza majukumu yake kwa utulivu bila usumbuvu.

Naam, bidhaa ni kitu chochote kinachozalisha au kutengenezwa kwa lengo la kutoshelesha mahitaji ya binadamu, inaweza kuwa kitu kinachoonekana au huduma isiyoonekana, mradi tu inamwezesha mtumiaji kupata manufaa fulani. Bidhaa huundwa kwa kuzingatia mahitaji ya soko na hutumika katika maisha ya binadamu kwa matumizi binafsi, biashara au maendeleo ya jamii. Pia kupitia uzalishaji na matumizi, bidhaa hupatikana hatua mbali mbali kuanzia upatikanaji wa malighafi, utekelezaji, usambazaji, hadi kufika kwa mtumiaji wa mwisho. Ubora wa bidhaa ni jambo muhimu kwa sababu huamua kiwango cha kuridhika kwa mtumiaji na uaminifu wake kwa mzalishaji au muuzaji. Bidhaa bora huchangia afya, usalama na hurahisisha maisha ya watu. Pia, bidhaa zina mchango mkubwa katika uchumi na maendeleo ya jamii zinachochea biashara, huongeza ajira na kusaidia mazungumzo au mzunguko wa fedha katika soko. Kupitia bidhaa, jamii hupata mahitaji muhimu na huboresha viwango vya maisha jambo. Linalofanya bidhaa kuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii.

Kumi ni nambari inayowakilisha kiasi au idadi ya vitu kumi katika mfumo wa kuhesabu. Kumi ni nambari ya msingi sana kwa sababu ndiyo mwanzo wa mzunguko mpya wa tarakimu mbili. Ina umuhimu mkubwa katika hisabati na maisha ya kila siku kwa kuwa hutumika kupima, kuhesabu na kupanga mambo mbalimbali. Katika matumizi ya kijamii na kielimu, kumi hutumika kama kipimo cha ukamilifu au kiwango kamili kwa mfano, watu hutumia kumi kuonyesha alama kamili, idadi kamili au kiwango cha juu cha tathmini Hii inaonyesha kuwa nambari kumi ina nafasi ya kipekee katika kufafanua mafanikio, malengo na viwango vya tathmini. Neno kumi ina maana aina nyingi kwa sababu pia katika hisabati ni nambari ambayo ni ndiyo namba ya kumi na unaweza pia ukahesabu vitu hadi vifike kumi au hata zaidi Pia, kumi ni nambari muhimu sana katika mawasiliano, elimu na upangaji wa shughuli za kila siku, inaweka msingi wa kuhesabu kwa urahisi na husaidia, watu kuelewa idari na kiasi kwa haraka. Umuhimu wake unaonekana katika nyanja nyingi za maisha, kuanzia shule hadi matumizi ya kawaida katika jamii.

Ratiba ni mpangilio wa shughuli kazi au matukio unaoonyesha muda na wakati ambao kila jambo linapaswa kufanyika. Ratiba hutumika kusaidia watu au taasisi kupanga majukumu yao kwa utaratibu ili kuepuka mkanganyiko na upotefu wa muda mwingi. Ratiba inaweza kuwa ya kila siku, ya kila wiki, au ya kila mwezi, au ya muda murefu kulingana na mahitaji ya mhusika au shirika. Kwa upande wa matumizi, ratiba husaidia huongeza nidhamu na uwajibikaji kwa sababu humfanya mtu aje au ajue nini cha kufanya na lini na wakati upi. Iinarahisisha usimamizi wamuda kupungusa msongo wa mawazo na huongesa ufanisi katika kutekeleza majukumu Pia watu wanaotumia ratiba mara nyingi huweza kutumia malengo ya kuwa au kwa wakati na kuwa mpangilio mzuri Unapokuwa na ratiba nzuri ni vizuri kuweza kutekeleza kasi yako vizuri bila mkanganyiko au bila kuwa na shughuli nyingi na ambazo zina kusumbua kwa sababu ulieza kueka ratiba na ambayo ni nzuri na kupanga mambo yako kulingana na matakwa yako. Pia ratiba ni chombo muhimu katika maisha ya kila siku kama vile kielimu na kikazi inasaidia kueka vipa umbele kurahisisha mawasiliano na kuboresha matokeo ya kazi au masomo. Kupitia ratiba mtu au taasisi huweza kufanya kazi kwa mpangilio utulivu na mafanikio zaidi Ukiwa na ratiba unaweza ukapata mafanikio na ambayo ni mafanikio bora na kuweza kuendelesha kazi zako au biashara yako vizuri.

Naam, waziwa ni kinyuaji cha asili kinachotokana na wanyama kama ngombe ya mbuzi au kondoo na hutumika sana kama chakula muhimu kwa binadamu na ambayo ni inaleta afya nzuri inaeza kufanya mifupa yako iwe, mifupa na ambayo inanguvu na kutengeneza meno yako Pia yana viritubishi muhimu vinavyo saidia ukuaji wa mwili uimarishaji wa mifupa na afya kwa ujumla Kwa sababu ya virotubishi vyake maziwa hutumika na watu warika zote kwanzia watoto hadi watu wazee Upanda wa matumizi, maziwa hutumika moja kwa moja kama kinyuaji au kama mali ghafi katika utengenezaji wa vyakula vingine kama vile chai na pia unaeza ukaeka maziwa yale yaeze kuchacha na huwa ni maziwa mazuri sana. Pia husaidia kuongeza dhamani ya lishe katika mlo wa kila siku na huchangia nguvu na afya ya mwili. Usafi na uhifadi sahihi wa maziwa ni muhimu ili kulinda afya na kuepuka magonjwa yanayotokana na uchafu. Maziwa yana mchango mkubwa katika lishe na uchumi yanasaidia kuboresha afya ya jamii na pia hutoa ajira na kipato kwa wafugaji na wasalishaji. Kupitia uzalishaji na matumizi ya maziwa, jamii hupata chakula bora na kuimarisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Unapowafuga haswa ngombe wengi, unaeza ukapata manufaa mengi kwa kuweza kukupa maziwa kwa sababu maziwa hupendwa zaidi na watu wengi kwa sababu huleta mambo mengi kama vile lishe bora na kuweza kutengeneza afya ya binadamu.

Naam, labda ni neno linalotumika kuonyesha hali kutokuwa na uhakika au uwezekano wa jambo kutokea au kufanyika hutumia au hutumiwa pale ambapo mtu hana uhakika kamili kuhusu jambo fulani au anapotaka kuacha au kuwacha nafasi ya mambo kubadilika neno hili hosaidia kueleza mawazo kwa upole bila kutoa uamuzi wa moja kwa moja. Katika mawasiliano ya kila siku, neno labda hutumika kuonyesha tahadhari, heshima au kuepuka kauli ya mwisho. Husaidia kupunguza mkazo katika mazungumzo na kuruhusu maoni au mipango ibadilike kulingana na mazingira kutumia labda kunaonyesha mtu anafikiria kwa makini kabla ya kutoa uamuzi Pia labda ni neno muhimu katika lugha kwa sababu linatoa nafasi ya majadiliano tathmini na kubadilika linaimarisha mawasiliano kwa kuonyesha uelewano kwamba si kila jambo lina jibu la moja kwa moja na hivyo husaidia mazungumzo yawe ya heshima na yenye busara neno hili labda unaeza pia ukatumia iwapo ni swali umeweza kuulizwa na huna uhakika na swali lile unaeza ukasema Labda ni hivi na hivi swali hili lina maana nyingi zaidi na hutumika mara nyingi iwapo tu mtu hana uhakika na jambo hilo na ni jambo na ambalo ni la heshima kwa sababu Si vyema kueza kujibu au kueza kuelezea mambo na ambayo hauna uhakika nayo.

Programu tumizi ni programu za kompyuta zinazotengenezwa kwa ajili ya kutekeleza majukumu maalum yanayosaidia watumiaji kufanya kazi mbali mbali kwa urahisi zaidi. Hizi programu hutoa huduma za kibiashara, elimu, burudani na usimamizi wa shughuli mbali mbali kama kuandika hati kuendesha hesabu au kuwasiliana au kuwasiliana mitandaoni. Programu tumizi ni sehemu muhimu ya teknolojia ya kisasa na zinaboresha ufanisi wa kazi katika nyanja za au nyanja zote za maisha. Matumizi ya programu tumizi ni mengi na yanajumuisha kuandaa nyaraka, kusimamia data, kufanya mahesabu, kuhariri picha au video na hata kucheza michezo ya kompyuta. Programu hizi hutengenezwa kwa kutumia lugha za programu na mara nyingi huendeshwa kwenye fifaa kama simu, kompyuta au vidonge. Zinaongeza kazi na ubora wa kazi kwa kuondoa watu kazi ngumu au kuweza kondolea watu kazi mgumu na ambazo ni nzito au zinazohitaji muda mrefu. Pia, programu tumizi zina mchango mkubwa katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi, zinasaidia kuleta uvumbusi, kurahisisha mawasiliano na kuongeza tija katika maisha ya binadamu na katika maisha ya kila siku. Pia, kupitia programu tumizi watu au tasisi hupata zana bora za kufanya kazi zao kwa ufanisi na kwa njia zilizo bora zaidi na kuweza kupata manufaa yaliyo mazuri.

Naam mbili ni nambari inayowakilisha idadi ya vitu viwili au wawili ni moja wapo ya nambari za msingi zinazotumika katika kuhesabu na kupanga vitu kwa mpangilio fulani mbili ni sehemu ya mfumo wa nambari unaotumika duniani kote kwa madhumuni mbalimbali ya hisabati na maisha ya kila siku katika matumizi ya kawaida mbili hutumika kuonyesha jozi au vitu viwili vinavyohusiana kwa namna flani hii husaidia watu kuelewa uwiano kuhesabu vitu na kupanga shughuli kwa usahihi nambari mbili pia ina umuhimu katika lugha na mawasiliano kwa kuonyesha tofauti katia chaguo au matukio mawili Pia, mbili ni nambari ya msingi yenye umuhimu mkubwa katika kujifunza hisabati, kupanga mambo na kuwasiliana, ina nafasi ya kipekee katika maisha ya kila siku, na ni msingi wa kuendelea, kuelewa na kutumia nambari kwa zaidi. Mbili ni nambari na ambayo ni nambari muhimu zaidi Haswa hata kwa kuhesabu iwapo una vitu na ambavyo unahesabu iwapo ni kondoo wako unaeza ukawahesabu mbili hutumika unaeza ukahesabu moja hadi mbili ama hata zaidi mbili ni neno na ambalo hutumika mara nyingi na mahali pengi nambari mbili hutumika sana.

Naam, tano ni nambari inayowakilisha idadi ya vitu vinine na kimoja kwa kuashiria nambari tanu Kwa ujumla ni nambari ya msingi katika mfumu wa hesabu ni sehemu ya mfululizo wa nambari za asili na hutumika kuhesabu kupanga na kufafanua kiasi katika maisha ya kila siku Kutano inaumuhimu mkubwa katika mahesabu na matumizi mbalimbali ya kijami. Katika matumizi ya kila siku, tano hutumiwa kuonyesha idadi kamili ya vitu, kuhesabu vitu vitano au kuwainisha vikundi vidogo katika shughuli mbalimbali. Hii husaidia katika kupanga, kutadhmini na kuwakilisha taarifa kwa uwazi na kwa usahihi. Nambari tano pia inanafasi katika tamaduni na mila mbalimbali kama alama ya usawa, huyano na uratibu. Pia tano ni nambari muhimu sana katika elimu biashara na maisha ya kila siku inachangia katika uwelewa wa hesabu na kuleta mpangilio katika shughuli mbalimbali. Na hivyo huwa sehemu muhimu ya maarifa na matumizi ya nambari katika jamii Neno tano ni nambari ambayo inasaidia kwenye maana nyingi au katika hesabu pia neno hili husaidia.

Na'am, kaskazini ni mwelekeo mmoja wa kijiografia unawoeleza sehemu ya dunia inayopangwa upande wa juu kwenye ramani. Ni mojawapo ya mwelekeo wa msingi unaotumika kuelekeza na kuongoza katika usafiri ramani. Na shuguli mbalimbali za maisha. Kaskazini husaidia watu kuelewa nafasi zao duniani na kupanga safari au shughuli kwa usahihi Pia mazingira na hali ya hewa kaskazini mara nyingi huhusishwa na maeneo yanye baridi zaidi ikilinganishwa na maeneo ya kusini. Pia kaskazini ina umuhimu mkubwa katika sayansi ya anga. Usafiri wa baharini na anga za juu na katika utambuzi wa mwelekeo wa matumizi mbalimbali kama vile kilimo na ujenzi Pia, kaskazini ni mwelekeo muhimu sana katika maisha ya watu, unaosaidia kuleta kupanga na kufanya maamuzi sahihi ni msingi wa maarifa ya geografia na hutumika katika nyanja nyingi kuanzia usafiri, teknolojia hadi elimu na shughuli za kila siku.

Naam, changanua ni neno linamaanisha kuchambua au kugawanya kitu kwa vipande vidogo ili kuelewa vizuri, muundo, sifa na vipengele vyake. Katika muktadha wa maarifa au taaluma, changanua hutumika kueleza zoezi la kufanya uchambuzi wa kina, jambo fulani kwa kusisitiza vipengele vyake mbali mbali. Madhumuni ya kupata ufahamu wa kina au kutatua tatizo Hii inaweza kuwa katika maelezo ya maneno, data au hali fulani ya maisha Pia katika matumizi ya kawaida changanua ni hatua muhimu katika kujifunza na kuelewa mambo mapya mtu anapo changanua taarifa anatafuta maana sababu matokeo na uhusiano wa mambo mbali mbali ambayo huwezi kuona kwa haraka bila kuchambua kwa kina Hii husaidia kubaini udhaifu, nguvu, fursa na changamoto zinazoweza kuwepo katika jambo hilo. Pia, changanua ni mbinu muhimu katika elimu, utafiti, biashara na maisha ya kila siku, inawezesha watu kufanya maamuzi bora, uelewa mambo kwa undani na kufikiria au kufanikisha malengo kwa usahihi bila uwezo wa kuchanganua, mtu anaweza kupoteza kuelewa ukweli wa mambo au kufikia hitimisho lisilo sahihi, ni vyema kuweza kuchanganua mambo kabla ya kueza kuyapitisha iwapo ni mambo ambayo au mazungumzo ambayo yamepangwa kuweza kuhitimishwa au kupigwa mhuri, ni vyema kuweza kwanza kuyachanganua ili kujua kwa undani zaidi iwapo ni kitu muhimu.

Naam, soko ni sehemu au mfumo ambapo watu wanakutana kwa lengo la kubadilishana bidhaa na huduma kwa njia ya uuzaji na kununua katika soko, wateja wanapotaka kupata bidhaa au huduma, wanausa fedha kwa wauzaji na wauzaji hupata faida kwa kuuza bidhaa zao soko linafanya kazi kama kiunganishi muhimu kati ya wateja au watengenezaji wa bidhaa na wateja na hivyo kuchangia maendeleo ya uchumi na wa mtu binafsi na jamii kwa ujumla soko linaweza kuwa la kidunia kama vile soko la mtandao au la kimataifa au linaweza kuwa la eneo fulani kama masoko ya jumla au maduka madogo madogo katika mitaa mifumo ya soko huhusishwa na au aina mbalimbali za shughuli kama vile uchambuzi wa mahitaji ya wateja uuzaji, usambazaji bei na ushindani kwenye masoko kati ya wauzaji Hii yote huenda ikawa na athari kubwa katika jinsi bidhaa zinavyopatikana bei zinavyopangwa na jinsi wateja wanavyopata huduma wanazohitaji Kwa upande wa jamii na uchumi soko ni sehemu muhimu inayochangia kuleta maendeleo kwa kuhamasisha uzalishaji na matumizi ya bidhaa kupata masoko wafanyabiashara hupata fursa ya kuuza bidhaa zao huku wateja wakipata vitu wanavyohitaji kwa urahisi soko pia hutoa nafasi kwa wasimajari au na makampuni kupanua biashara zao, kuongeza ajira na kuchangia ukuwaji wa uchumi wa taifa kwa hivyo. Soko ni miongoni mwa vipengele vya msingi vinavyoimarisha maisha ya kila siku na maendeleo ya kijamii kwa ujumla na maendeleo ya taifa.

Naam, juakali ni sehemu au sekta katika uchumi inayojumuisha shuguli za uzalishaji wa bidhaa na huduma kwa kiwango kidogo. Mara nyingi zimetengenzwa kwa mikono au kwa njia sisiso rasmi. Sekta hii haina mipaka mikubwa ya uwekezaji wa teknolojia ya hali ya juu kama ile ya viwanda vikubwa. Bali hutegemea sana ujuzi wa mtu binafsi ubunifu na kazi za mikono. Juakali ni chanzo kikuu cha ajira kwa watu wengi hasa katika nchi zinazoendelea kwa kwani hutowa fursa za kujiajiri na kuendesha biashara ndogo ndogo kwa uhuru. Pia maisha ya kila siku juakali hujumuish wa shuguli mbali mbali kama utengenezaji wa samani, uundaji wa fifaa vya mikono, ushonaji, uwashi, wamagari na huduma za ufundi ndogo ndogo. Sekta hii ni muhimu kwa sababu hutoa bidhaa na huduma zinazo hitajika mara moja kwa gharama na fuu na kwanjia za haraka jambo linalowezesha watu wengi kupata huduma na kuendesha shughuli zao bila kutegemea viwanda vikubwa. Kwa upande wa uchumi, juakali, huchangia kwa kiasi kikubwa katika kukuza ajira, kukuza biashara ndogo na kuongeza kipato kwa familia nyingi. Sekta hii pia inasaidia kuhamasisha ubunifu na ujasiri au ujasiri mali. Kwani watu wengi huchukua hatua za kujifunza na kubuni mbinu mpya za kutatua changamoto za kila siku Hata hivyo sekta ya juakali inakumbukaw au inakumbwa na changamoto pia kama ukosefu wa fedha za kuekeza ukosefu wa masoko makubwa na udhabiti duniani Lakini bado ni nguzo muhimu katika maendeleo ya kiuchumi na kijami.

Naamu nywele ni sehemu muhimu ya mwili wa binadamu inayokua kutoka kwenye ngozi hasa kichwani, lakini pia katika maeneo mengine kama vile mashafu, mikono na migu, nywele huchangia katika kulinda mwili dhidi ya mionzi ya jua, baridi na vumbi pamoja na kutoa muonekano wa kihistoria na kiutamaduni kwa mtu. Zaidi ya hayo, nywele ni sehemu ya utambulisho na wa watu au wa mtu na mara nyingi hutumiwa kuonyesha mitindo, havi na imani katika jamii mbalimbali. Kwa upande wa afya na usafi, nywele zinahitaji utunzaji malumu ili kuzuia matatizo kama vile kongolewa makovu na ugonjwa wa ngozi. Utunzaji wa nywele unajumuisha kusafisha, kunyo kunyoosha, kuondoa ukeni na wakati mwingine kubadilisha rangi au mitindo au mtindo wake wa malumuni ya kimaumbile au mitindo ya kijamii Hali hiyo ya nywele inaweza kuathiri au inaweza kuathiriwa pia na lishe afya ya mwili na mazingira ambayo mtu anayoishi Pia nywele ni sehemu muhimu inayochangia katika afya ya mtu binafsi na jinsi anavyonekana mbele ya jamii zinahusisha au zinahusiana na utamaduni ubora na wa maisha na mara nyingi hutumiwa kama njia ya kujieleza hivyo utunzaji wa na uwelewa wa umuhimu wae nywele ni sehemu ya maisha ya kila siku na huchangia katika ustawi wa mtu kwa ujumla kulea nywele unapaswa kuzieka vizuri nywele safi na nywele na ambazo umezieka vizuri huwa na muonekano mzuri.

Naam, takwimu ni nambari takwimu au taarifa zinazo kusanywa kwa lengo la kuchambua kutadmini au kuelewa jambo fulani kwa undani zaidi zinatumika kutoa picha halisi na sahihi ya hali au muendano wa mambo katika nyanja mbalimbali kama vile sayanzi biashara afya elimu na jamii takwimu husaidia katika kufanya maamuzi bora kwa kutoa msingi wa ushahidi badala ya tu mawazo au makisio pia. Katika mchakato wa matumizi ya takwimu taarifa uhifadhiwa, usindika na kuchambuliwa kwa kutumia mbinu mbalimbali za hisabati na takuimu kama vile hesabu za wasta au hesabu za wastani, mugawanyo na mlinganyo. Hii inaashiria kugundua mwelekeo tofauti na uhusiano wa mambo mbalimbali Jambo ambalo linaweza kusaidia katika kupanga mikakati, kutabiri matukio yajayo na kutatua changamoto za kila siku Pia takwimu ni nyenzo muhimu katika maendeleo ya marifa na ufahamu wa mambo mbalimbali katika maisha Zinachangia katika ufanisi wa kazi utambuzi wa matatizo na kuboresha maamuzi katika sekta zote za maisha. Kupitia matumizi sahihi ya takwimu jamii na tasisi hupata uwezo wa kuelewa mazingira yao kwa undani na kufanya maamuzi yanayolenga maendeleo endelevu.

Treni ni chombo cha usafiri kinachotumia relo kuhamisha abiria au mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa njia ya daraja la chuma lililotiwa reli. Treni hutowa njia ya safari yenye uwezo mkubwa wa kubeba idadi kubwa ya watu au mizigo kwa gharama nafuu na kwa ufanisi. Hasara katika umbali mrefu hubeba idadi kubwa ya watu au mizigo kwa gharama nafuu na kwa ufanisi. Hasa katika umbali mrefu treni zina sehemu kadha kama magari ya abiria, magari ya mizigo na injini inayotumia nishati kama dizeli au umeme kuendesha mchakato wa kusukuma reli. Katika historia ya maendeleo ya usafiri, treni imekua na mchango mkubwa kwa kuimarisha uchumi na kuunganisha maeneo mbalimbali ya kijiji, miji na nchi. Treni husaidia kupunguza msongo au msongamano wa barabara kwa kubeba abiria wengi kwa wakati mmoja na pia kupunguza gharama za usafiri wa bitha. Aidhaa treni ni njia salama zaidi ikilinganishwa na usafiri wa barabara Hasa kwa usafiri wa mzigo mzito Pia treni ni sehemu muhimu ya miundombinu ya usafiri inayochangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi inasaidia kuboresha upatikanaji wa huduma kukuza biashara na kuleta ufanisi katika usafirishaji wa watu na bidhaa. Kwa sababu ya uwezo wake mkubwa na ufanisi, treni ni chombo cha usafiri kinachotarajiwa au kuendelea kwa matumaini au umuhimu mkubwa katika siku zijazo.

Naam, zambarao ni rangi yenye mchanganyiko wa bluu na nyekundu ambayo huleta mwonekano wa kipekee mzito na mwenye mvuto wa kihistoria na kitamaduni Rangi hii ina hisia za utulivu heshima na mara nyingine hutambulika kama ishara ya hadhi au utukufu katika jamii mbali mbali Zambarau pia hutumika kuwashiria ubunifu, mafanikio na hata siri kutokana na muonekano wake wakipekee na wakuvutia. Pia, zambarau hutumiwa katika mafazi, mapambo na kazi za sanaa ili kuleta mvuto wa uzuri maalum, pia rangi hii inaendana na hali za kihemuko kama vile utulivu, uvumilivu na unyeyekevu na mara nyingi hupendwa au hupendelewa na watu wanaopenda kuonyesha msizitizo wakipekee na tofauti katika mitindo yao. Zaidi ya hayo zambarau inaweza kuwa rangi ya kuonyesha mabadiliko au hali ya kipekee katika maisha ya mazingira Pia zambarau ni rangi yenye maana nyingi na inayochangia katika kuleta uhai, mvuto na utofauti katika maisha ya binadamu inachangia katika kujenga hisia, utamaduni na mawasiliano ya kijamii kwa njia mbalimbali. Kutumia zambarau kunaweza kuleta hali ya kipeke na kuonyesha mtazamo wa kina katika maisha ya kila siku. Zambarau ni rangi na mbayo ni maridadi sana na inavutia watu na haswa hutumika sana sana kwenye hafla mbalimbali iwapo ni sherehe kama vile harusi au sherehe zingine. Zambarau ni rangi ya kuweza kutumika kwa mapambo.

Changamoto ni hali au tatizo linalo mkabili mtu kundi au jamii la kumlazimu kufikiria kwa kina ili kupata suluhisho. Changamoto hujitokeza katika maisha ya kila siku na huweza kuadhiri maendeleo ya mtu ustawi na utulivu wa mtu au jamii. Mara nyingi changamoto huibuka kutokana na mabadiliko ya mazingira mahitaji mapya au vikwazo vinavyozuia kufikia malengo yalio kusudiwa. Kukabiliana na changamoto kuna hitaji utulivu subira na nia ya kujifunza ili kuboresha hali iliopo. Changamoto pia huchochea fikra na ubunifu kwa sababu humlazimu mtu kutafuta njia mbadala za kutatua matatizo kupitia changamoto, watu hujijenga kisaikolojia na kupata usoevu unawawezesha kufanya maamuzi bora badae. Ingawa changamoto zinaweza kuleta shinikizo na msongo wa mawazo, zina mchango mkubwa katika kukuza uwezo wa mtu na kustahimili hali ngumu na kubaki dhabiti katika malengo yake. Pia, changamoto huweza kuadhiri mshikamano na maendeleo ya kijamii ikiwa hazita shugulikiwa ipasavyo, hata hivyo zitapokabiliwa kwa umoja na maelewano kuleta fursa ya kuboresha mifumo, kuimarisha ushirikiano na kuleta mabadiliko chanya. Uelewano mzuri wa changamoto urahisisha kupata mikakati madhubuti ya kuzitatua kwanjia endelefu. Vile vile changamoto ni sehemu ya kawaida ya maisha na haziwezi kuepukika. Kilicho muhimu ni namna ya kuzitazama na kuzitatua, kuzishugulikia kwa mtazamo chanya, kukubali uwepo wa changamoto na kujifunza kutokana nazo husaidia mtu au jamii kusonga mbele kukua na kufikia maendeleo ya hudumu.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

Naam, programu ni mkusanyiko wa maagizo yalioandaliwa kwa mpangilio maalumu ili kufanya kompyuta au kifaa cha ya kielektroniki kifanya kazi fulani Magizo haya huandikwa kwa lugha maalumu za kompyuta na hufuata hatua kwa hatua ili kufanikisha lengo lililokusudiwa kufanyika kwa urahisi bila programu kifaa cha kielektroniki hakiwezi kufanya kazi kwa ufanisi kwa sababu hakitakuwa na muelekeo wa nini kifanye. Kwa upande wa utendaji programu uwezesha vifaa kufanya kazi kwa usahihi na kwa mpangilio. Ina simamia jinsi taarifa zinavyo pelekwa kwa kuchakatua na kutolewa. Programu pia huthibiti matumizi rasilimali za kifaa kama kumbu kumbu na kazi ya utendaji ili kuhakikisha kazi zinafanyika kwa ufanisi na kwa utulivu. Pia, kwa mtazamo wa kijamii na kiteknolojia, programu zina mchango mkubwa katika maendeleo ya jamii, zinarahishisha kazi, huongeza kazi ya mawasiliano na kuboresha, upatikanaji wa taarifa. Kupitia programu shuguli nyingi hufanywa kwa urahisi zaidi na kwa uhakika mkubwa, jambo linalo okoa wa muda na nguvu. Pia, programu ni msingi muhimu wa teknolojia ya kisasa zinahakikisha hakukua vifa vinafanya kazi kulingana na mashitaji ya binadamu na malengo yaloyo kusudiwa. Uwepo wa programu umebadilisha kwa kazi kubwa na mna kazi zinafifanyika na umeleta urahisi ufanisi na maendeleo katika nyanja mbali mbali.

Naam, neno sema ni kitenzi katika lugha ya kiswahili, chenye maana ya kutoa maneno kwa sauti au kueleza mwanzo kwa kutumia lugha. Neno hili hutumika pale mtu anapotaka kuzungumza, kueleza jambo au kufanikisha ujumbe. Kwa mtu mwingine neno hili linaonyesha kitendo cha kuwasiliana kwa njia ya maneno Iwe ni kwa kuzungumza ama kwa ana kwa ana kwa kutoa kauli fulani. Sema pia huonyesha uwezo au ruhusa ya mtu kusema jambo fulani au kuzungumza au kutoa maoni yake Linapotumiwa katika mazungumzo mara nyingi huashiria mwaliko wa kuzungumza kuuliza swali au kuhimiza mtu aseme alicho nacho au mauni nambayo anayotaka kuweza kuwakilisha au kwa hali hii Neno hili hubeba maana ya kufungua mawasiliano kati ya watu wawili au mtu mmoja Pia kwa upande mwingine neno sema linaweza kuhusishwa na ukweli au taarifa mtu anaposema jambo huwa anatoa kauli ambayo inaweza kuwa taarifa, maoni au maelekezo. Hivyo neno hili lina nafasi muhimu katika kueneza maarifa maelekezo na hisia kati ya watu vile vile katika jamii.

Naam ndiyo ni neno linalotumika kuthibitisha au linalotumika katika lugha kuonyesha kukubali kukiri au kuafikiana na jambo fulani Linabeba maana ya ridhaa na uthibitisho na hutumika pale ambapo msemaji anakubaliana na kauli Swali au taarifa iliyotolewa Kwa asili yake, neno ndiyo ni huonyesha msimamo chanya wa watu na hutoa jibu la moja kwa moja linalo ondoa mashaka au sintofahamu kwenye watu au kwenye kikundi. Pia katika mawasiliano ya kila siku, neno ndiyo lina nafasi muhimu kwa sababu hurahishisha uelewano kati ya watu. Hutumika kama njia ya kuonyesha maamuzi msimamo au makubaliano bila kuhitaji maelezo maelezo marefu kwa kutumia neno hili msemaji huonyesha wazi kuwa ameelewa au ameridhia jambo hilo au ameweza kuridhika na jambo hilo Pia linalo zungumziwa hivyo husaidia kuendeleza mazungumzo au hatua zinazofuata Mnapokuwa na maelewano mazuri na mtu aweze kuitikia kwa kutumia neno ndiyo ni kuonyesha kwamba ameweza kukubaliana na mambo hayo na mnaeza mkaendelea Kwa upande wa kisikolojia na kijamii neno ndiyo huonyesha uhakika kujiamini na uwazi katika mawasiliano Pia linapo tumika mara nyingi huleta hali ya amani na maelewano Kwa sababu huondoa mashaka na hutoa mwelekeo uliyo wazi Hivyo neno ndiyo lina umuhimu mkubwa katika kujenga mawasiliano yenye Fanisi kuimarisha mahusiano na kurahisisha maamuzi katika jamii.

Naamu, neno hapana ni neno linalotumika kuonyesha kukata au kutowelezea ritha katika lugha ya kiswahili. Pia, linapotumika linaashiria msimamo wa kutoamini kutokubaliana au kukataa pendekezo au swali au kauli fulani iliotolewa. Hapana ni neno la kukataa kwa nguvu na linaonyesha wazi kuwa mtu hakuwa tayari au hana nia ya kuwafikiana na jambo fulani. Katika mawasiliano, hapana huchukua nafasi muhimu kama njia ya kuonesha upinzani au tofauti ya mawazo. Inatumika kuzuhia au kupiga hali au kueza kupinga maamuzi au mapendekezo ambayo mtu huya hayapendi au hajayapenda. Hayaendani na mtazamo wake kwa hivyo neno hili linaweza kuonyesha msimamo wa kujilinda au kulinda maslahi binafsi au ya kikundi. Pia kielelezo hiki cha kukataa kina umuhimu wa kijamii na kisaiklojia kwa kuwa husaidia kueka mipaka katika mawasiliano na pia linasaidia kuelekeza mazungumzo na kushugulikia hali ambazo mtu hawezi kukubali na kuwa kufanya hivyo. Kutoa nafasi kwa mazungumzo ya kweli na ya uwazi hata hivyo matumizi ya hapana yanapaswa kuzingatia heshima na muktadha wa mazungumzo ili kuepuka migongano au kuleta hisia ambayo kati ya watu na hisia ambayo si nzuri au kuweza kuleta furugu kati ya watu vile vile hapana ni neno lenye nguvu la kuonyesha kukataa na kutofikiana na mambo na ambayo yalikuwa ya meweza kujadiliwa au jambo na ambalo huujaeza kulipenda Pia mtu anapokuwa na kusema hapana ni kumaanisha hajapenda jambo hilo Huku likilinda haki na msimamo wa mtu au jamii katika maisha ya kila mtu, mtu anapaswa kueza kujiwekea mipaka yake au kuweza kujilinda. Ukiona haswa mambo hayakufurahishi, si lasima uweze kuyakubali, unaeza kuyakataa kwa kutumia neno hapana.

Naam, jicho linamaanisha kiungo cha mwili kinachopatikana kwenye uso wa mwanadamu na viumbe wengine wengi jicho ni zana muhimu sana katika kuhudumia moja ya hisia kuu za mwanadamu ambayo ni kuona hupokea mwanga unaoingia kupitia sehemu mbalimbali za jicho na kufanya kuwa picha zinazoweza kueleweka na ubongo Kwa upande wa muundo, jicho lina sehemu nyingi zinazo ashiria au zinazoshirikiana kufanya kazi ya kuona. Pia, jicho si tu kifaa cha kuona bali pia ni kiungo kinachosaidia katika kuelewa mazingira na kuingiliana nayo kwa usahihi. Kupitia macho, mtu anaweza kutambua rangi, maumbo, mwelekeo, umbali na mabadiliko ya mwanga kati ya mazingira yake. Hii inaruhusu watu kufanya maamuzi kushiriki katika mawasiliano na kuendesha shughuli mbalimbali za kila siku kwa usahihi. Zaidi ya kazi za kimwili, jicho lina umuhimu mkubwa pia katika mawasiliano ya kijamii na kiutamaduni kupitia macho, watu huonyesha hisia za kustawisha furaha huzuni na kuleta mchango mkubwa bila kusema neno lolote. Hivyo, jicho linachukua nafasi muhimu katika kuunganisha mawasiliano ya maneno na yasio ya maneno na kuwa sehemu muhimu ya kuelewa hali za kibinafsi na kijamii. Pia, jicho ni kiungo cha mwili chenye umuhimu mkubwa kwa maisha ya binadamu na viumbe wengine kwa kuwa linatoa uwezo wa kuona, kuelewa mazingira na kuwasiliana kwa njia mbali mbali, zisizo za maneno. Na hivyo kuleta upana na ambao ni mzuri na kueza kuunganisha watu kwa pamoja kwa kueza Unaeza kuwa mkitazama iwapo ni filamu, jicho ni muhimu zaidi Kwa kueza kuwasaidia, kueza kutazama mambo na ambayo ni muhimu na mambo ya dharura.

Naamu, neno tafadhali ni neno la heshima linalotumika katika lugha kuweza kuonyesha adabu, unyenyekevu na staha wakati wa kuzungumza na mtu mwingine. Hutumika hasa mtu anapotaka kuomba jambo, kuomba msaada au kuelekeza au kueza kumuelekeza mtu afanye kitu fulani kwa njia ya upole. Matumizi ya neno hili husaidia kupunguza ukali wa maneno na kufanya mawasiliano yawe ya kirafiki na yenye heshima zaidi. Kwa upande wa maana ya kijamii, tafadhali huonyesha kwamba msemaji anamjali anayemzungumza au anayezungumza naye na anatambua nafasi yake humtakia sana katika mazungumzo rasmi na yasiyo rasmi. Kama vile shuleni kazini au hata nyumbani au katika huduma za uma, neno hili huchangia kujenga mahusiano mazuri kati ya watu kwa sababu huonyesha nidhamu na madili mema katika mawasiliano. Pia katika matumizi mengine neno tafadhali pia huweza kuonyesha subira na utulivu au uvumilivu. Mtu anapotumia neno hii huashiria kwamba hataki kulazimisha bali anaomba kwa hiari. Hii hufanya maombi yakubalike kirahisi na kupunguza migogoro au kutoelewana kati ya watu. Vile vile neno tafadhali ni neno muhimu sana katika kiswahili kwa sababu linafundisha heshima, upole na ustarabu katika mazungumzo matumizi yake sahihi kuimarisha mawasiliano na kusaidia jamii kuishi kwa amani na kuelewana vizuri na kuishi kwa upendo na kwa umoja.

Naam, dada ni mtu na ambaye mmeeza kuzaliwa naye kwa mzazi mmoja au kupitia mzazi mmoja. Dada ni mtu muhimu sana kwenye maisha ya mtu kwa sababu ndiye mtu mliezaliwa pamoja. Pia, kwa upande wa kijamii, dada pia hutumika kama neno la heshima na upendo kumrejelea mwanamuke au msichana hata kama si ndugu wa damu. Matumizi haya yanaonyesha ukaribu, adabu na kutambua utu wa mtu. Katika jamii nyingi, neno hili hutumika kuimarisha mshikamano na kuonyesha madili ya kuheshimiana. Pia, dada huwakilisha nafasi muhimu katika familia na jamii, mara nyingi huhusishwa na majukumu ya malezi, ushauri na mshikamano wa kifamilia. Neno hili hubeba, taswira ya upendo, ulinzi na msaada na hivyo kuwa na uzito mkubwa katika mahusiano ya kijamii.

Naam, supu ni aina ya chakula cha maji maji kinachopikwa kwa kuchemsha viungo mbali mbali pamoja hadi kutoa maji yenye ladha na lishe. Supu hutambulika kama chakula na ambacho ni majimaji au kueza kuwa chakula na ambacho kimeweza kupikwa kikatoa maji. Chakula hiki kinachotumiwa sana katika jamii nyingi kwa sababu ni rahisi kumeza na husaidia kukuupa mwili joto na ngufu. Kwa upande wa lishe, supu ina umuhimu mkubwa kwa mwili wa binadamu, huchangia kuongeza maji mwilini, kusaidia mgegenyo wa chakula na kutoa virutubishi muhimu vinavyohitajika na mwili. Supu hutumiwa sana kwa watu wagonjwa wazee na watoto kwa sababu ni laini na husaidia mwili kupata nguvu bila kuchosha. Pia, supu ina nafasi ya kipekee katika mila na desturi za jamii nyingi, mara nyingi huandaliwa katika matukio ya familia, sherehe na nyakati za kuonyesha ukarimu, uandaaji na ulaaji wa supu huimarisha mshikamano na huonyesha kujali na upendo kati ya watu. Pia, supu ni chakula chenye dhamani kubwa, kiafya, kijamii na kitamaduni, ni ishara ya lishe bora, faraja na mshikamano kati ya jamii, na ndiyo sababu imeendelea kuwa sehemu muhimu ya mlo wa watu wengi katika maisha ya kila siku, kwa sababu pia supu unaeza ukaitumia kueza kula chakula kingine. Iwapo, chakula kile ni kigumu. Unaeza ukatumia supu kwa kueza kulowesha chakula kile na kiwe rahisi kueza kukimeza. Supu ina umuhimu mkubwa zaidi kwenye lishe na kwa afya ya binadamu husaidia sana kueka afya ya binadamu ikiwa imara na afya nzuri.

Naam, shati ni vazi la juu linalovaliwa sehemu ya juu ya mwili hasa kuanzia mabegani hadi kiunoni au chini kidogo Shati hutengenezwa kwa vitambaa mbalimbali na huvaliwa na wanaume wanawake na watoto kulingana na aina na mtindo wake ni vazi linalo tumika sana katika maisha ya kila siku kwa sababu linafaa katika mazingira ya kawaida na rasmi Kwa upande wa matumizi, shati hutumika kuonyesha heshima na dhifu na mpangilio wa mtu. Mara nyingi huvaliwa kazini shuleni katika mikutano au hafla mbalimbali kwa kuwa hutoa muonekano wa staha na ustaarabu. Aina ya shati analovaa mtu huweza kuonyesha hadhi ladha au mazingira aliyomo. Pia, shati ni sehemu muhimu ya utamaduni wa mavasi husaidia kulinda mwili, dhidi ya baridi, jua na vumbi, na pia huchangia katika kuwasilisha utambulisho wa mtu jamii nyingi hutumia shati kama sehemu ya sare au vazi linaloonyesha mshikamano wa kikundi flani. Pia, shati ni vazi muhimu linalochagua matumizi na ambayo ni mazuri na vile vile shati huleta heshima na urembo lina nafasi kubwa katika maisha ya kila siku na linaendelea kubadili kulingana na mtindo.

Naam, hakuna shida ni maneno na ambayo hutumika kuonyesha kwamba hakuna tatizo, kero au usumbufu unaotokana na jambo fulani. Ni maneno yanayotumiwa mara nyingi kumhakikishia mtu kuwa hali iko sawa na hakuna sababu ya wasiwasi. Kauli hii husaidia kuondoa hofu au mashaka kwa yule anayesikia. Kwa upande wa mawasiliano, hakuna shida hutumika kuonyesha uvumilivu, ukarimu na uelewa mtu anapoyasema. Maneno haya huonyesha kwamba anaelewa hali ya mwenzake na hayuko tayari kulalamika au kukasirika Hii husaidia kudumisha amani na mahusiano mazuri kati ya watu au jamii. Katika matumizi mengine, hakuna shida pia huweza kuwa jibu la adabu baada ya mtu kuomba radhi au kuomba msaada, kauli hii huonyesha msamaha na moyo wa upole na hufanya mazungumzo yaendelee kwa hali nzuri bila mvutano ni maneno yanayopunguza ukali wa hali na kurejesha utulivu kwa uzuri. Pia, hakuna shida ni kauli muhimu katika lugha ya kiswahili kwa sababu inaonyesha ustaarabu, subira na maelewano kati ya watu au kati ya matumizi yake. Sahihi, huchangia kuimarisha mawasiliano na kusaidia watu kuishi kwa kuelewana na kuheshimiana katika jamii. Hakuna shida ni neno na ambalo ni muhimu zaidi haswa mnapokuwa na mazungumzo mkiweza kuelewana au kufikiana vizuri mnaweza unaweza ukasema hakuna shida umeweza kukubali mawasiliano yale kwa njia ya uzuri bila vurugu au mvutano.

Naam, nimefurahia kukutana nawe ni maneno ambayo hutumiwa kuonyesha hisia za furaha, heshima na kuridhika baada ya kukutana au kuzungumza na mtu kwa mara ya kwanza au hata baada ya mazungumzo ya muda mrefu. Ni maneno yanayoonyesha kwamba mkutano au mawasiliano yamekuwa ya kupendeza na yameacha hisia chanya kwa msemaji. Kwa upande ho mwingine, kauli hii husaidia kujenga ukaribu na mahusiano mazuri kati ya watu inapotamkwa humfanya au humfanya mtu ajisikie au ajisikie kudhaminiwa na kuheshimiwa. Hutumika sana katika ma mazingira ya kirafiki, kikazini au ra rasimi. Kwa sababu inaonyesha ustaarabu na maadili mema katika mawasiliano Neno hili ni nzuri haswa unapokutana iwapo ni rafiki yako au jirani yako mmekaa kwa muda bila kuonana Unapozungumza unaeza ukamwambia nimefurahia kukutana nawe kwa sababu ni maneno na ambayo ni muhimu saidi na ni maneno ya heshima Pia neno nimefurahia kukutana nawe huweza pia kuonyesha nia ya kuendelea na mawasiliano au mahusiano mema siku zijaso. Ni ishara kwamba mazungumzo au mkutano u wa haukuwa wa kawaida bali ulikuwa na maana na dhamani kwa msemaji. Vile vile nimefurahiya kukutana nawe ni kauli yenye umuhimu mkubwa katika kiswahili kwa sababu inaimarisha heshima, urafiki na maelewano kati ya watu matumizi yake huwacha kumbukumbu nzuri na huchangia kujenga mahusiano chanya katika jamii kwa sababu ni maneno na ambayo ni maneno ya heshima na adabu.

Naam, neno soma linamana ya kufanya juhudi za kupata maarifa au uwelewa kwa kutumia akili macho na umakini Mara nyingi kupitia kusoma maandishi au kujifunza kwa kusikiliza na kufikiria ni tendo linalohusisha kukusanya taarifa kuzitafakari na kuzihifadhi ili kuongeza ujusi na uwezo wa mtu Kwa upande wa elimu, soma linamanisha mchakato muhimu wa kujifunza, unaomwezesha mtu kukuza maarifa, stadi na fikra, kusoma husaidia mtu kuelewa dunia inayomzunguka, kufanya maamuzi sahihi na kujenga msingi wa maendeleo ya kibinafsi na ya jamii. Migunzo kuu ya mafanikio katika shule, kazi na maisha kwa jumla. Pia neno soma pia hubeba maana ya nidhamu, juhudi na kujituma au kuweza kujituma mtu anayesoma huonekana kuwa na malengo mazito malengo na ambayo ni mazuri na vile vile kuwa na mtazamo wa mbele na hamu ya kujiboresha katika maisha yake na kuweza kuwa mtu na ambaye ni mtu muhimu kwenye maisha soma ni neno lenye uzito mkubwa katika kiswahili kwa kuwa linakisha au linaakishia umuhimu wa kuweza kuwa mtu bora au kuweza kujiongeza maarifa na ambayo ni maarifa mazuri haswa kwa maisha ya kisasa na ambayo maisha ya kisasa yanahitaji teknolojia zaidi kuliko kila kitu. Kusoma ni muhimu kwa sababu unaeza ukajiimarisha viwango viyako na kuweza kufungua akili uwe mtu bora zaidi.

Naam, mume ni mwanamume ambaye ameingia katika ndoa rasmi au halali na mwanamke na hivyo kuwa mwenza wake wa maisha kwa mujibu wa sheria, mila na desturi au imani za dini. Hii inamaana kwamba mume ni mtu aliyekubali kuungana kikatiba kisheria na mara nyingi kikanisa na kijamii na mke wake kuunda msingi wa familia na maisha ya pamoja. Kielelezo cha mume pia kina husiana na wadhifa fulani wa heshima na majukumu ndani ya ndoa. Mume anahitajika kuwa na sifa kama vile uaminifu kujali uwajibikaji na heshima kwa mke wake. Aidha katika tamaduni nyingi mume anashikilia cheo cha kuwa kiongozi wa familia hata kama familia hiyo inakuwa na wake wengi kama inavyo tokea katika ndoa za kifalme au ndoa za kienyeji kama vile ndoa za watu ambao ni watu wa kule vijijini Hivyo, hii inaonyesha jinsi neno mume linavyo husiana, sio tu na uhusiano wa mapenzi, bali pia ni madaraka usimamizi na jukumu la kuendeleza kikazi au kuweza kuendeleza kikazi kipya. Vile vile, mwana mume ni mtu na ambaye ni muhimu zaidi kwenye familia kwa sababu ndiye kiongozi, na ndiye anayewajibika kwa majukumu yote ya kila aina. Pia mume ni mtu ambaye amefanya ndoa kwa mujibu wa sheria za nchi hivyo anakuwa na haki na wajibu flani zinazo husiana na ndoa na familia haki hizi zinaweza kujumuishwa haki za kumiliki mali kwa pamoja haki za malezi ya watoto na wajibu wa kumtunza na kumlea mke wake pamoja na watoto Kwa upande mwingine mume pia anawajibu wa kumheshimu mke wake na kuhakikisha maisha yao ya ndoa yanakuwa na amani, upendo na usawa na kuweza kuwa na umoja.

Naam, tatizo ni changamoto, shida au kikwazo kinachoitokeza katika hali fulani au katika maisha ya mtu au jamii, ambacho kina hitaji, suluhisho au hatua za kutatua. Tatizo linaweza kuwa la aina mbalimbali kuwa ni la kijami, kifamilia, au kiuchumi, kiafya, au hata la kiakili na kihisia. Katika mahusiano mengi, tatizo linaweza likatokea kwa vitu mbalimbali, maisha ya kila siku. Pia tatizo ni jambo lisilo la au lisilotarajiwa au lisilofaa ambalo linazuia kufanikisha kwa malengo kutoelekeza au kutekeleza majukumu vizuri au kuleta usumbufu kwa mtu binafsi au kikundi. Pia tatizo linaweza kuwa ndogo au kubwa rahisi kutatua au ngumu sana kuweza kutatua na mara nyingi linahitaji ushirikiano, uvumbuzi au mambo mazuri ya kuweza kushirikiana Iwapo mko wawili iwapo una tatizo la kiakili mnaweza kushirikiana pale au msongo wa mawazo mnaweza kushirikiana ili kuweza kutatua tatizo lile Pia kuwa na tatizo ni sehemu ya kawaida ya maisha na jinsi mtu anavyokabiliana na tatizo hilo linaweza kuamua mafanikio yake au kushindwa kukabiliana na tatizo au kushindwa kukabili tatizo lile, kunahitaji ustadi wa kutambua kuchambua na kutafuta njia za kutatua au kupunguza madhara ya matatizo yale. Mara nyingi tatizo huleta fursa za kujifunza, kuboresha mazingira au hata kuleta mageuzi ya kijamii au kitamaduni. Pia tatizo linaweza kuleta msongo wa mawazo, wasiwasi au huzuni lakini pia linaweza kuwa kichocheo cha ukuwaji wa kibinafsi na kuimarisha uwezo wa mtu kushinda changamoto katika maisha yake. Kwa hivyo, tatizo si kitu cha kuogopa tu, bali pia ni fursa ya kuonyesha uvumilivu, ubunifu na nguvu za kutatua changamoto zile na kuweza kuendelesha maisha kwa uzuri na kuweza kutia juhudi au kuweza kutia bidii zaidi.

Naam neno wakati mwingine linamana ya tukio hali au jambo linalotokea kwa vipindi visivyo vya mara kwa mara au kwa kiwango kidogo cha mara ambapo siyo jambo linalofanyika kila wakati au kwa taratibu wa kudumu hili linaashiria hali ya ukosefu wa utulivu au uendelevu katika kufanyika kwa jambo fulani kwa maeneo mengi linaeza linaeza kuwa la aina ya tukio au matukio yasiyokuwa na ratiba malum bali yanatokea kwa nasibu au kwa vipindi mbalimbali ambavyo havina mpangilio wa moja kwa moja pia neno wakati mwingine ni neno na ambalo linaeza likatumika au hutumika kueleza hali ambapo mtu jambo au tukio halifanyiki kwa wingi au mara zote. Bali linatokea kwa kiwango kidogo mara kwa mara isiyothabiti au kwa vipindi vizivyo tegenezwa au vipindi na ambavyo havijafuatana kwa upande wa mawasiliano au kwa upande mwingine neno wakati mwingine hutumika kama kiambatisho au kifungu cha kuonyesha mabadiliko ya matendo au hali na mara nyingine huashiria uwezekano wa jambo fulani kutokea lakini siyo kwa udhabiti wa hali ya kawaida hii huleta tofauti kati ya hali zinazojirudia mara kwa mara kama vile kila wakati au mara zote na huleta hisiso au zisiso za mara kwa mara hali hizo hua ni hali na ambazo hazikuji mara kwa mara au kwa mda na ambao unastahili Pia wakati mwingine ni thihirisho la kutopewa au kutokuepo kwa utaratibu na vile vile neno hili wakati mwingine ni neno na ambalo pia unaeza ukalitumia kwa kumuaga mtu mwingine uweze kumuambia mtaonana wakati mwingine.

Naam, ushirikiano unajumuisha usaidizi wapande mbalimbali kubadilishana rasilimali marifa au nguvu za kazi kwa nia ya kufanikisha shuguli au miradi ambayo kwa kila upande ni vigumu au haiwezekani kufanikisha kwa ufanisi. Pia ushirikiano huleta manufaa makubwa kwa kuhakikisha kuwa raslimali zinatumiwa kwa ufanisi zaidi kugawana majukumu na kuimarisha uhusiano kati ya washirika. Ushirikiano pia huongeza uwezo wa pande zote zinazo jihusisha kupitia mazungumzo kushirikiana kwenye maamuzi na kushirikiana katika utekelezaji wa mikakati na miradi mbali mbali. Kwa hivyo, ushirikiano ni msingi muhimu wa maendeleo endelefu kwani huleta mshikamano na kuondoa vikwaso vinavyoweza kuleta mugawanyiko au changamoto katika mafanikio au kufanikisha malengo ya pamoja. Pia ushirikiano unaweza kuwa waaina mbalimbali kama vile ushirikiano wakijamii, ushirikiano wakiuchumi au ushirikiano wakisiasa au ushirikiano wakiufundi ambapo kila aina ina lengo la mbinu zake maalum za kufanikisha mamushikamano kati ya washiriki. Pia ushirikiano wa kijamii unaweza kuhusisha jamii kutatua matatizo ya pamoja kama usafi wa mazingira wakati au wakati ushirikiano wa kiuchumi unaweza ku kuhusisha biashara kushirikiana kuongeza ufanisi wa uzalishaji au ukweza kuongeza masoko vile vile ushirikiano ni msingi wa kuleta mshikamano kuongeza tija na kufanikisha maendeleo kupitia nguvu ya pamoja.

Je niendeshe gari au nichukue basi? Gari lina tatizo kidogo la mafuta Linakula sana Basi ni rahisi na nafuu Lakini leo nina mizigo mingi nadhani gari ni bora nitakwenda dukani kununua vitu vingi Baada ya kazi nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa ni lazima nimpigie simu kwanza Niangalie kama yuko nyumbani ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi mipango mingi leo lazima nijipange vizuri hebu niandike orodha ni siko sahau kitu chochote.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenyekiti barua. Nimwambie nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuna njia nyingine zaidi ya fupi?. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini. Nitaepuka msongomano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha redio nisikize mziki ili niwe na subira hali hii ni ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii, ardhi iko tayari nimesha ilima wiki iliyopita, mvua itaisaidia mimea kukua haraka Ninahitaji kununua mbegu bora, nitakwenda kwa mkulima mjuzi Yeye anambegu za aina nzuri, zinazaa sana Msimu huu ni rehema kwa wakulima wote Lazima nitumie wakati huu vizuri nisipoteze nafasi Nitaomba watoto wanisaidie kupanda wajifunze pia Mavuno mazuri ya tatusaidia familia nzima Tutakuwa na chakula chakutosha.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

Naam, folder ni chombo au sehemu maalum inayotumika kwa ajili ya kupanga, kuhifadhi na kusimamia taarifa au vitu kwa mpangilio unaoeleweka. Kimsingi folder husaidia kukusanya vitu vina vyohusiana pamoja ili visiwe vimetawanyika ovyo ovyo na ili iwe rahisi kuvipata pale vinapohitajika ikiwa ni kutumika. Pia, folder inahusiana sana na utaratibu, mpangilio na nidhamu ya kazi au taarifa. Kwa upande wa matumizi ya kisasa, folder inaeleweka kama njia ya kupanga taarifa ili kurahisisha kazi kuongeza ufanisi na kupunguza mkanganyiko. Pia, inasaidia mtu kutenganisha taarifa kulingana na muda au kuweza kulingana na maada ya taarifa hiyo, kazi au lengo fulani, jambo linalofanya usimamizi wa mambo kuwa rahisi na waharaka. Bila mpangilio wa aina hii, taarifa nyingi zinaweza kuchanganyika na kufanya kazi kuwa ngumu. Pia folder ni wazo linaloonyesha umuhimu wa mpangilio katika maisha ya kila siku Hasa katika kazi na masomo Inasisitiza hitaji la kuwa na mfumo unaoeleweka wa kuhifadhi na kurejesha taarifa Jambo linalochangia nidhamu uwajibikaji na ufanisi utekelezaji wa majukumu folder ni kitu nambacho husaidia sana kwakuweza kuhifadhi vitu muhimu ili visije vikapotea au usiweze kuvichanganya na mambo mengine iwapo ni barua au iwapo ni vitu na ambavyo unataka kuvihifadhi pale ili visije vikapotea kwa haraka unaweza kuweza kuvihifadhi pale kwenye folder.

Pilipili ni mmea unaojulikana kwa ladha yake kali na mchango wake mkubwa katika chakula na maisha ya binadamu. Kimsingi, pilipili hutumika kuongeza ladha, mvuto na msisimuko katika vyakula mbalimbali. Hivyo kuifanya iwe kiungo muhimu katika mapishi ya jamii nyingi. Ladha yake kali hutokana na kemikali ya asili, inayochochea hisia ya joto mdomoni, jambo linalofanya pilipili itambulike kwa urahisi. Mbali na matumizi yake katika chakula, pilipili ina umuhimu wa kiafya na kitamaduni, imezoeleka kuhusishwa na kuimarisha hamu ya kula na kusaidia mwili katika baadhi ya michakato ya kawaida ya kiafya. Katika jamii nyingi, pilipili pia huonekana kama ishara ya ujasiri, nguvu na ladha thabiti kwa kuwa, si kila mtu anaweza kuvumilia ukali wa pilipili. Pia, pilipili ni zao lenye dhamani kubwa katika maisha ya kila siku inayo au inaonyesha jinsi kitu kidogo kinaweza kuwa na athari kubwa katika ladha. Utamaduni na mtindo wa maisha, uwepo wa pilipili unaongeza utofauti na utajiri katika vyakula Pia ukisisitiza umuhimu wa viungo asili katika kuboresha ubora wa chakula na maisha kwa ujumla pilipili ni kiungo na ambacho ni muhimu sana hata husaidia kwenye maumivu ya tumbo au tumbo lako linapokuwa likinguruma, unapokula pilipili husaidia sana. Kwa hivyo pilipili ni kiungo muhimu sana kwa kusaidia afya ya mwanadamu Kwa afya nzuri na kumuondolea maumivu kama vile maumivu ya tumbo.

Naam, ununuzi ni mchakato wa kupata bidhaa au huduma kwa kutoa fedha au dhamani nyingine inayokubalika kati ya muuzaji na mnunuzi ni tendo linalohusisha kuchagua, kulinganisha na kuamua kununua kitu kinachokithi mahitaji au matakwa ya mnunuzi au taasisi Ununuzi ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku kwa sababu huwezesha watu kupata vitu vinavyohitajika ili kuendesha maisha yao kwa urahisi na ustawi. Pia, ununuzi unahusiana na mipango, nidhamu na matumizi sahihi ya rasli mali. Mtu anapofanya ununuzi huchukua maamuzi yanayodhiri, bajeti, muda na vipau mbele vyake. Hivyo, ununuzi mzuri huhitaji uwelewa wa mahitaji halisi uwezo wa kifedha na dhamani ya kile kinachonunuliwa ili kuepuka matatizo yasiyo ya lazima. Vile vile, ununuzi una mchango mkubwa katika uchumi na jamii, huendesha mzunguko wa biashara, huunganisha wazalishaji na watumiaji na kuchochea maendelea ya kiuchumi, kupitia ununuzi, mahitaji ya watu, hutimizwa, huku biashara zikikua, jambo linalosaidia ustawi wa jamii kwa ujumla. Pia, ununuzi ni kitu na ambacho ni kizuri saidi, iwapo unabidhaa zako, unataka kuziuza pale, unaweza ukatafuta mnunuzi ili aweze akuje, kuzinunua, uweze kufaidika na kuweza, kuendelesha biashara yako, au hata kuweza kuimarisha iwe biashara ya viwango vya juu na biashara na ambayo itakusaidia, hata siku zako za usoni. Unapokua muuzaji ukiuza bidhaa zako vizuri Unaweza ukajindelesha vizuri na kuweka kazi yako Iwe kazi imara na kazi ya kupendeza.

Naam, polepole ni tendo la kufanya jambo kwa utaratibu, kwa utulivu na bila haraka. Usemi huu unasisitiza umuhimu wa kuchukua muda unaofaa ili kuepuka makosa, uchovu au madhara yanayoweza kutokea endapo jambo litafanywa kwa pupa. Kwa maana hii, polepole huhusishwa na subira na umakini katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali. Pia, usemi wa polepole hubeba ujumbe wa hekima na busara unahimiza mtu kutanguliza ubora kuliko kazi na kufahamu kuwa matokeo mazuri mara nyingi hupatikana kwa kufuata hatua kwa hatua. Jamii nyingi hutumia usemi huu kwa mwongozo wa maisha unaowakumbusha kuwa mafanikio ya kudumu yanahitaji uvumilivu na nidhamu. Pia polepole ni dhana inayowakilisha mtazamo wa maisha unaodhaminiwa utulivu umakini na ustahimilivu. Pia inaonyesha kuwa kufanya mambo kwa utaratibu husaidia kupunguza migogoro kuongeza ufanisi na kuleta matokeo bora katika kazi mahusiano na maendeleo ya mtu binafsi. Ni heri kufanya kazi polepole na iwe kazi safi, kazi na ambayo inapendeza kuliko kufanya kwa pupa, uweze kuharibu kazi yako au uweze kufanya makosa mengi. Kwa hivyo, usemi huu wa polepole ni ndiyo bora zaidi, uweze kuhakikisha kazi zako zote, umeweza kuzifanya polepole na kwa njia inayostahili, umezifanya vizuri na kuzikamilisha kwa wakati unaostahili na kila kitu umeweza kukitekeleza vizuri na kuweza kusaidia watu wengi pia, waweze kujua kufanya kazi polepole. Ndio njia muhimu zaidi kuliko kufanya kazi kwa pupa na ufanye kazi vibaya.

Naam jumatano ni moja ya siku saba za wiki na huchukua nafasi ya katikati ya wiki katika mpangilio wa kawaida wa siku ni siku inayofuata jumanne na kabla ya alhamisi na mara nyingi huonekana kama hatua ya mpito kati ya mwanzo wa wiki na kuelekea mwisho wake Kwa watu wengi, jumatano ni siku ya kuendelea na majukumu ya kawaida ya kazi, masomo au shughuli nyingine za kila siku. Pia jumatano hubeba maana ya uthabiti na muendelezo ni siku ambayo watu huithamini au hutadhmini maendeleo ya wiki kurekebisha mipango na kuongeza bidii ili kufikia malengo yaliowekwa. Kwa sababu, iko katikati ya wiki huonekana kama wakati wa kusawazisha nguvu na motisha ili kuendelea mbele bila kuchoka au kupotesa mwelekeo Pia jumatano ni siku inayowakilisha muendelezo wa juhudi na uwajibikaji inayionyesha umuhimu wa nidhamu ya kila siku na kupanga muda wa ufanisi Kwani mafanikio ya wiki nzima hutegemea namna siku za katikati kama jumatano zinavyotumika katika kutekeleza majukumu na kufanikisha malengo kwa ustadi na kwa hali na ambayo ni hali nzuri.

Jaketi ni vazi la juu linalovaliwa juu ya shati au fulana kwa madhumuni ya kujikinga na baridi upepo au mazingira yasiyo rafiki pamoja na kuongeza mvuto wa muonekano kwa kawaida jaketi hutengenezwa kwa vitambaa vinavyowezesha au vinavyoweza kutoa joto au ulinzi kutokana na baridi au upepo mkali na hufaliwa katika mazingira na nyakati tofauti kulingana na mahitaji ya mtumiaji Zaidi ya kazi yake ya kujikinga, jaketi lina umuhimu wa kijamii na kimtindo huonyesha ladha ya mtu katika mavazi, hathi au aina ya shughuli anazofanya. Jaketi linaweza kuwakilisha umakini, utayari na nidhamu, hasa linapovaliwa katika mazingira ya kazi au shughuli rasmi. Pia, jaketi ni vazi lenye matumizi mengi katika maisha ya kila siku, linaunganisha ulinzi, faraja na mtindo na hivyo kwa kuwa sehemu muhimu ya mavazi ya watu wengi. Umuhimu wake unaonekana katika uwezo wake wa ukithi mahitaji ya kimazingira huku likichangia kujiamini na ustarabu wa muonekano wa jamii vile vile kueza kujikinga kutokana na baridi kali ili weze usieze ukapata maumivu ya homa au uweze ukapatwo na magonjwa mbali mbali Jaketi ni nguo muhimu sana kuweza kuki kukinga kutokana na baridi au mvua kunapokuwa na mvua jaketi ndiyo nzuri ya kuweza kuvaa nyakati hizo za hali ya hewa Ikiwa ni hali ya hewa ni mbaya au mazingira na ambayo hali ya hewa si nzuri wapaswa kufaa jaketi kuweza kujikinga kutokana na mazingira hayo.

Naam kesho ni neno linalotumika kueleza siku inayofuata baada ya leo Ikiwa na maana pana inayohusiana na wakati ujao wa karibu Kimsingi kesho huwakilisha mwendelezo wa muda na fursa mpya za kufanya mambo ambayo hayajakamilika leo ni dhana inayowaunganisha watu na mipango matarajio na malengo yao ya muda mfupi Pia kesho hubeba hisia za matumaini na wajibu watu hutumia neno hili kuashiria ahadi mipango na majukumu yanayohitajika kutekelezwa baadae. Kwa sababu hiyo, kesho pia uhuhusishwa na nidhamu ya muda kwani huwahimiza watu kupanga na kutumia wakati wao kwa busara ili kuhakikisha mambo yanatekelezwa ipasavyo. Pia, kesho ni ishara ya muendelezo wa maisha na mabadiliko, inaonyesha kuwa kila siku inaleta nafasi ya kurekebisha, kuendeleza na kuboresha yale yaliofanywa awali Zana ya kesho inasisitiza umuhimu wa matumaini uajibikaji na maandalizi katika safari ya maisha ya binadamu Neno kesho ni neno muhimu kueza kumpa mtu matumaini au kueza kujipa matumaini Iwapo haujakamilisha kazi zako siku ya leo Unaeza ukajipa matumaini, kesho unaeza ukamaliza au kesho unaeza ukafanya mambo mengine hata zaidi au kueza kufanya kazi zaidi Neno hili kesho humaanisha mtu aeze kuwa na matumaini na kuwa mtulivu na mwenye subira Maana kesho ni siku ambaye au kesho ni siku nyingine unaeza ukafanikisha kazi zako au kuzimaliza iwapo haujazimaliza siku ya leo kesho ni neno muhimu sana la kueza kumpa mtu matumaini ili asife moyo.

Naam, ofisi ni mahali malum palipoandaliwa kwa ajili ya kufanya kaza za kitaaluma, kiutawala au za usimamizi ndani ya ofisi ndipo shuguli kama kupanga, kuwasiliana, kuandika na kusimamia majukumu mbali mbali ufanyika kwa utaratibu uliopangwa ofisi huweka mazingira yanayo saidia, umakini, wajibikaji na utekelezaji wa majukumu kwa ufanisi. Pia, kwa mtazamo mpana ofisi ni kituo cha maamuzi au utaratibu ndani yake taarifa hukusanywa, kuchambuliwa na kutumiwa katika kufanya maamuzi yanayo dhiri watu taasisi au biashara. Hivyo ofisi inajukumu kubwa katika kuhakikisha kazi zinafanyika kwa mpangilio na malengo yanafikiwa kwa wakati unaofaa au kwa muda unaostahili na kwa haraka iwesekanavyo Pia ofisi ni sehemu muhimu katika maisha ya kazi ya kisasa inaashiria nidhamu taratibu na mshikamano wa kazi kuunganisha watu rasilimali na taarifa ili kufanikisha majukumu na maendeleo ya kiuchumi na kijamii ofisi ni mahali muhimu pa kueza kutekeleza majukumu na ambayo ni majukumu muhimu iwapo ni ofisi ya serikali kuweza kueza kutekeleza majukumu ya kueza kuhudumia wananchi au kueza kuhudumia nchi kwa ujumla na kuleta mabadiliko kwenye nchi. Pia iwapo ni ofisi ya mtu binafsi mahali pale ndipo anapofanyia kazi zake majukumu yake yote pale ndipo anapopata ki pato chake au kuweza kupata kuweza kujiendelesha kimaisha kupitia afisi ile yake.

Naam huwa ni kiungo muhimu cha mwili wa binadamu kilichopo katikati ya uso na kina majukumu ya msingi katika uhai na ustawi wa mtu Kimsingi pua hutumika kama njia kuu ya kupitisha hewa, kuingia na kutoka mwilini hivyo kusaidia mchakato wa kupumua Pia huchangia katika kulinda mwili kwa kuchuja hewa kabla hajaingia ndani zaidi Bali na kupumua pua ina nafasi kubwa katika uwezo wa kunusa kupitia pua binadamu hutambua harufu mbalimbali ambazo husaidia katika kutambua mazingira, chakula na hali zinazo au zinazoweza kuwa hatarishi uwezo huu wa kunusa una mchango mkubwa katika maisha ya kila siku na ustawi wa mwili kwa ujumla. Pia, pua ni kiungo chenye umuhimu mkubwa kiafya na kimaisha inaonyesha jinsi mwili wa binadamu ulivyoundwa kwa mpangilio na hekima ambapo kila kiungo kina jukumu lake mahususi, utunzaji. Wa pua ni muhimu ili kuhakikisha kupumua vizuri kuhisi harufu ipasavyo na kudumisha afya ya mwili kwa ujumla pua ni kiungo muhimu zaidi kwenye mwili wa binadamu kwa sababu vile vile huleta mwonekano mzuri na kumpa mtu sura nzuri kwa kupitia pua. Kwa sababu pua ni kitu kizuri zaidi na kina manufaa mengi kwenye maisha ya binadamu.

Kampuni ni taasisi au shirika lililo, anzishwa kwa madhumuni ya kufanya shughuli za biashara, uzalishaji au utoaji wa huduma, huundwa kwa kufuata taratibu za kisheria na hujumuisha, rasilimali mbalimbali kama watu, mitaji na mifumo ya usimamizi ili kufikia malengo yake. Kampuni huwa na muundo maalumu, unaongozwa majukumu, mamlaka na uwajibikaji wa wanachama wake. Pia kampuni zina mchango mkubwa katika maendeleo, huunda ajira, huzalisha bidhaa au huduma zinazo kidhi mahitaji ya jamii na huchangia mapato ya taifa kupitia kodi na shughuli za kiuchumi, Kupitia ushindani na ubunifu Kampuni husaidia kusukuma mbele maendeleo ya teknolojia na kuboresha ubora wa maisha Pia kampuni ni ngunzo muhimu ya uchumi wa kisasa inaunganisha juhudi za watu binafsi katika mfumo mmoja uliopangwa ili kufanikisha malengo ya pamoja ufanisi wa kampuni, hutegemea, usimamizi mzuri, maadili ya kazi na uwezo wa kuendana na mabadiliko ya mazingira ya kiuchumi na kijamii Kampuni nyingi zimeweza kuleta manufaa mengi kwa sababu kumeeza kupatikana ajira kwa vijana na kuweza kuwapa vijana wengi kazi wale nambao hawana kazi za kufanya Kampuni ni kitu na ambacho husaidia Ata kusaidia ata jamii na kuleta manufaa mengi nambayo ni manufa yanayosaidia watu kwa ujumla na kuisaidia inchi Kwa kupitia kodi, kuimarisha viwango vyake Kwa kupitia wafanya kazi nambao ni wahali ya juu wafanya kazi wachapakazi Kampuni ni kitu muhimu sana katika jamii au kwenye county au hata kwenye inchi.

Naam maji ni moja ya vitu muhimu sana duniani na ni chanzo kikuu cha maisha kwa viumbe wote vinavyoishi duniani bila maji haiwezekani maisha kuwepo kwani mwili wa binadamu wanyama na mimea unahitaji maji ili kuishi na kufanya kazi zake za kila siku maji ni kiyoyevu kisicho na rangi harufu au ladha lakini kazi zake ni nyingi na muhimu sana pia maji hutumika kwa matumizi mbalimbali ya kila siku watu hutumia maji kunywaa ili kuishi kuosha miili ili kusafisha vimelea vya magonjwa kupitia chakula au vile vile kusafisha nyumba na mazingira yao maji ni sehemu muhimu pia katika kilimo kwa mimea unaweza kutoa bila maji na hivyo maji ni muhimu sana katika uzalishaji wa chakula duniani bila maji Hata wanyama hawawezi kuishi na hivyo dunia ingeweza kuwa tupu na isio na maisha zaidi ya matumizi ya kila siku na afia maji pia ya na umuhimu mkubwa katika mazingira maji ya mito maziwa na bahari hutoa makazi kwa wanyama wa maji na mimea ya maji ambayo ni sehemu ya mzunguko wa maisha wa dunia maji husaidia kusafisha hewa na mazingira kwa kusafisha uchafu na kuhifadhi ardi kutoka momonyoko pia maji hutumika kama chanzo cha nishati na vile vile umeme maji unazalisha kupitia mabawa na hivyo kusaidia kuendesha viwanda na nyumba maji ni kitu muhimu sana duniani kama hakungekua maji sidhani kungekua na kiumbe chochote na ambacho kiko hai au mmea wote na mbao ungeweza kunawiri maji ni kitu muhimu sana.

Naamu habari yako ni salamu maarufu na za heshima zinazotumika katika mazungumzo ya kiswahili kati ya watu wawili au zaidi maneno haya ya na maana ya kuuliza hali ya mtu Kumweleza kwamba unamjulia hali na kuanzisha mazungumzo kwanjia ya heshima na ukaribu nisehemu ya tamaduni za mawasiliano ambazo huonyesha unyenyekefu, heshima na uhusiano mzuri kati ya watu Pia, kwa ufupi habari yako ni swali linalotumika kuuliza mtu hali yake kwa ujumla Ikiwa ni pamoja na afya hisia au mambo mengine ya nayo mhusu mtu huyo inakua njia ya kuanzisha mazungumzo kwa upole na kwania ya kujua hali ya muenzio Kwa hivyo siitu swali la kawaida bali pia ni ishara ya kuheshimu na uonyesha kwamba mtu au ana umuhimu katika maisha ya muenzie Pia, habari yako inamana kubwa zaidi kuliko swali la kawaida kwa sababu hutumiwa kuanzisha uhusiano wa kirafiki kuonyesha mshikamano wa kijamiina kuimarisha mawasiliano baini ya watu kujibu swali hili kwa heshima na kwa ukweli kunaonyesha utu na heshima kwa mtu alieuliza Pia ni njia ya kujibu habari yako inauwezo au inaweza kutofautiana kulingana na mukhtadha wa mazungumzo hali ya mtu na uhusiano kati ya watu wawili. Kujibu kwa njia nzuri huonyesha adabu na heshima wakati unapojibu swali au unapojibu swalile unafaa kujibu kwa njia nambayo inafaa na njia nzuri ya heshima. Pia, habari yako ni sehemu muhimu ya mawasiliano ya kila siku katika tamaduni za kiswahili inasaidia kuanzisha mazungumzo kwa heshima kuonyesha utu na kuimarisha uhusiano wakijamii ni mfano walugha inayo beba hisia za heshima, mshikamano na upendo katika jamii, eno hili ni muhimu sana Kwa sababu nikuweza kumjulia mtu hali yake na kuwa mtu yule unampenda au unamdhamini.

Naam kahawia ni rangi inayopatikana kati ya rangi ya hudhurungi na nyekundu na mara nyingi huhusishww na vitu vinavyotokana na mazao ya asili kama vile udongo kuni na mazao kama kahawa na ni rangi yenye mvuto wa asili na hutoa hisia za utulivu uimara na hali ya kawaida katika maisha ya kila siku, kahawia hutumika kuonyesha vitu vyenye mvuto wa asili na mara nyingine huchukuliwa kama rangi inayobeba hisia za ukarimu na usiri. Pia, kahawia ni rangi inayoweza kuwakilisha mshikamano wa watu na mazingira yao hasa katika muktadha wa asili na tamaduni zinazohusiana na hadhi na mazao ya asili. Pia kahawia inaweza kuonyesha unyenyekevu na ukarimu kwa sababu ni rangi isiyo kali lakini yenye uzito wa maana. Zaidi ya hayo, kahawia ni rangi inayotumiwa katika mitindo ya mavazi, usanifu, wanyumba na vitu mbalimbali vya kila siku kwani inatoa hisia za joto na unyenyekevu. Rangi hii inaweza kuleta hali ya furaha amani na uhusiano mzuri kati ya watu na mazingira Pia kahawia ni rangi na ambayo unaeza ukaitumia hata kwa hafla mbalimbali kama vile harusi au sherehe kwa kuweza kupamba iwapo ni viti au meza unaeza ukatumia vitambaa vya rangi ya kahawia kahawia ni rangi yenye maana kubwa na matumizi mengi katika maisha ya binadamu inawakilisha asili mshikamano na hali ya kawaida huku ikitoa mvuto wa kipekee katika mambo yanayotumia rangi hii kahawia ni sehemu ya uzuri wa dunia inayoonyesha uzito wa maadili na tamaduni za watu.

Naam malipo ni tendo la kutoa fedha au dhamani fulani kama fidia au mkopo kwa ajili ya kupata bidhaa huduma au kufanikisha makubaliano ya kibiashara malipo nisehemu muhimu sana katika shuguli za kila siku za watu biashara na taasisi mbalimbali kwa ni huwezesha mzunguko wa fedha na kuimarisha uchumi malipo hufanyika kwa njia mbalimbali ikiwemo pesa taslim, malipo kwa kadi za benki, malipo ya simu au hata kwa njia za kidigitali kama malipo kupitia simu au mtandao malipo ya naweza kuwa ya mara moja au malipo ya awamu kulingana na makubaliano kati ya wahusika wawili au zaidi malipo haya husiani na biashara za kawaida Bali pia hutumika katika hali mbalimbali kama vile kulipa mikopo kodi ada za shule au mishahara ya wafanyikazi kupitia malipo uhusiano wakifedha unaimarika na kila mtu anapata hakiyake kwa wakati unaofa Jambo linalo saidia kudumisha amani na usawa katika jamii Pia kwa upande wa kiuchumi malipo ni kiungo muhimu kinachowezesha mzunguko wa bidhaa na huduma katika soko bila malipo biashara zingekua ngumu kuendeshwa na watu wasingekua au wasingeweza kupata mahitaji yao kwa urahisi Hivyo malipo ni sehemu muhimu inayochangia maendeleo ya kijami na kiuchumi malipo ni tendo la msingi katika maisha ya kila mtu na jamii kwa ujumla ninjia ya kuhakikisha haki na uwajibikaji vinazingatiwa na hutumiwa kuendesha shuguli nyingi za kifedha na kijamii kwa ufanisi na utulivu malipo ni msingi wa biashara usimamizi wa rasilimali na ustawi wa maisha ya kila siku.

Naam, mkataba ni makubaliano rasmi kati ya pande mbili au zaidi ambapo kila upande hukubaliana kushiriki katika masharti fulani kwa madhumuni ya kufanikisha jambo fulani Mkataba huwa na masharti yaliyoandikwa au kinywa ambayo yanataja haki wajibu na majukumu ya kila upande katika uhusiano huo Mara nyingi hutumika katika biashara, ajira, ununuzi au mambo mengina ya kisheria Mkataba una umuhimu mkubwa kwani husaidia kuweka wazi matarajio na kuhakikisha kila upande unatekeleza yale waliokubaliana Hii husaidia kuepuka migogoro na kuleta usalama wa kisheria kwa pande zote zinazohusika Ikiwa mkataba utavunjwa, kuna taratibu za kisheria zinazoweza kufuatwo ili kulinda haki za pande husika katika maisha ya kila siku, mikataba hutumika katika mambo mbalimbali kama vile kuajiri wafanyikazi kununua au kuuza mali kuanzisha ushirikiano wa biashara na hata katika mikutano ya kimataifa Kwa hivyo, mkataba ni sehemu ya msingi katika kuanzisha na kudumisha uhusiano wa kibiashara, kijamii na kisheria Pia, mkataba ni chombo muhimu kinacholeta, mpangilio, uwazi na usalama katika uhusiano wa watu au tasisi mbalimbali ni msingi wa maelewano na utekelezaji wa haki na wajibu katika nyanja tofauti za maisha kupitia mikataba watu na taasisi huweza kushirikiana kwa kuaminiana na kufanikisha malengo yao kwa usahihi.

Naam, kiti ni chombo au samani iliyotengenezwa kwa ajili ya kukalia mtu mmoja au zaidi. Kitikina sehemu ya kukalia ambayo inaweza kuwa na mpangilio tofauti kulingana na matumizi yake. Kama vile kiti cha meza, kiti cha uvisi au kiti cha bustani. Kiti hutoa faraja na msaada wa mwili wakati wa kukaa na mara nyingi ufanywa kwa vifaa kama mbao chuma plastiki na vifaa vingine hili kuongeza starehe. Pia, kiti ni sehemu muhimu sana kwani hutoa nafasi ya kupumzika, kufanya kazi au kushiriki katika mazungumzo. Kiti kinaweza pia kuwa na sehemu za ziada kama mikono ya kushikilia mgongo wa kuunga mukono mwili au magurudumu kwa ajili ya urahisi wa kusongeza hasa katika kiti cha ofisi au cha walemavu. Pia, kiti pia kinamana katika tamaduni na mijadala ya kijamii katika baadhi ya tamaduni, kiti kinaweza kuashiria hathi mamlaka au heshima kama vile kiti cha mfalme au kiti cha raisi. Hii inaonyesha jinsi kiti siyotu chombo cha mwili bali pia ni ishara ya nafasi na muktada wa kijamii. Vile vile, kiti ni samani muhimu inayo changia faraja usalama na utulivu wa mtu anapokaa. Ni sehemu ya mzingi katika maisha ya kila siku, ofisi, nyumba, shule na sehemu za uma. Kitini kifa, kinachosaidia kuboreshe maisha kwa kutoa na fasi ya kupumzika. Na kufanya shuguli mbali mbali kwa urahisi.

Na'am, mwana ni neno linalomaanisha mtoto wa kiume au wa kike katika familia Mwana ni sehemu ya mzunguko wa maisha ukionyesha uhusiano wa kizazi kati ya wazazi na watoto wao katika jamii nyingi mwana anaonekana kuwa na tumaini na urithi wa familia ikiwa ni mhifadhi wa historia mila na maadili ya wazazi na jamii kwa ujumla. Mwana sio tu ni sehemu ya familia ya karibu bali pia ni sehemu ya jamii pana. Kupitia mwana watu huendeleza jina na hadhi ya familia zao na pia kuchangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Malezi na upendo kwa mwana ni muhimu sana kwa ni huathiri tabia, maadili na mafanikio ya mtu huyo katika maisha yake ya baadaye. Zaidi ya hayo, mwana ana jukumu la kuheshimu wazazi wake kuendelea na kazi nzuri zilizowekwa na wazazi au wazazi wa zamani. Katika tamadumi nyingi za Afrika mashariki, mwana anahimizwa kuzingatia maadili, utu na heshima kama sehemu ya malezi yake ya asili. Kwa ujumla, mwana ni gunzo ya maisha na jamii, akibeba, matumaini, urithi na maendeleo ya baadaye. Ni muhimu au ni muhiri wa upendo, wajibu na matumaini katika familia na jamii. Kupitia mwana maisha yanaendelea na jamii huweza kuendeleza maadili na tamaduni zake kwa vizazi vyao kuweza kuviendelesha au vizazi vyao viweze kuendelesha tamaduni kwa uzuri na kwa ustaarabu na njia na ambayo ni nzuri bila kusitasita.

Naam hasa ni neno linalotumika kueleza jambo fulani kwa kiwango kikubwa kwa uzito zaidi au kwa kipau mbele cha juu ikilinganishwa na mambo mengine Neno hili linapotumika hasa linaonyesha umuhimu mkubwa wa kitu tukio au hali fulani ikilinganishwa na vingine vilivyopo Pia mtu anaposema ninahitaji msaada hasa katika masomo Anamaanisha kwamba msaada huo ni muhimu sana kwa masomo zaidi kuliko maeneo mengine Hii inaonyesha kwamba sehemu hiyo inakipau mbele cha juu na ni jambo la msingi zaidi kwa mtu huyo katika mazungumzo, neno hasa hutumika kuongeza msisitizo na kueleza umuhimu wa jambo fulani ili kumfanya mwenzio aelewe kwa hilo jambo halipaswi kupuuzwa au kusahaulika Neno hili hutoa hisia za umakini uangalifu na pia mara nyingine msisitizo wa hisia au hali fulani Kwa ujumla hasa ni neno lenye nguvu lililotumika kuonyesha umuhimu uzito au kipau mbele cha jambo katika muktadha fulani linasaidia kuleta uwazi katika mawasiliano na kufanya ujumbe uwe na msisitizo unaoeleweka vizuri na kudhaminiwa na watu wengi.

Naam, blue ni rangi inayotambulika kwa urahisi kwa kuwa ni moja ya rangi za msingi kwenye mzunguko wa rangi ni rangi inayopatikana katika ya rangi ya samawati na bluu na mara nyingi huhusishwa na vitu kama anga maji ya bahari na vitu vya baridi Rangi hii ina mvuto wa kipekee na huleta hisia za utulivu amani na upole Pia, bluu hutumika sana katika mitindo ya mavazi, usanifu, wa nyumba na bidhaa mbalimbali kwa sababu inaonekana kuwa ya heshima na inayotuliza hisia. Pia, blue huashiria usafi, waminifu na mwangaza, jambo linalofanya iwe rangi inayopendwa katika maeneo ya kazi na hata mahali pa ibada. Zaidi ya maana ya yake ya kikimtindo, bluu ina umuhimu mkubwa katika tamaduni na ishara mbalimbali. Katika baadhi ya tamaduni, bluu huashiria hekima, ustaarabu na hata ulinzi dhidi ya mabaya. Haitha, blue mara nyingine hutumiwa kuashiria hali ya huzuni au unyongofu. Pia lakini pia huleta matumaini na mwanga wa kesho vile vile, bluu ni rangi yenye maana pana na matumizi mengi katika maisha ya binadamu inatokana au inatoa hisia za utulivu, amani, ujasiri, huku ikichangia uzuri wa mvuto wa vitu vinavyotumia rangi hii bluu ni sehemu ya dunia yetu ambayo hutufanya tujisikie tulivu na wenye matumaini.

Naam mkono ni sehemu ya mwili iliyoko juu ya kifua na kuunganishwa na bega. Mkono unasehemu tatu kuu bega mkono wa juu hadi kiwiko na mkono wachini hadi kidole gumba. Mwisho wa mkono una vidole vitano vinavyo saidia mtu kushika, kugusa na kufanya kazi mbali mbali. Mkono ni muhimu sana kwa sababu hutumika kwa shughuli nyingi kama kunyonyesha, kuandika, kuendesha magari kupiga simu na kazi za mikono kama kupika au kushona vitu mbalimbali vile vile kukula mkono pia hutumika kuwasiliana kwa lugha ya ishara na kuonyesha hisia Pia tunaposema kushika mkono ina maana ya kusaidia au kuunga mkono mtu na kuinua mkono inaweza kumaanisha kuuliza swali au kuonyesha ridhaa Hivyo mkono sio tu sehemu ya mwili bali pia ni njia ya mawasiliano na kihisia ya katika maisha ya watu Kwa kiungo cha mwili, mkono una misuli, mifupa, mishipa, ya damu na neva zinazomwezesha mtu kufanya haraka au kufanya harakati na kutumia nguvu. Mkono hutoa uwezo mkubwa wa kufanya kazi za mikono kwa ustadi na kwa urahisi na kwa kueza kufanya kazi ile iwe rahisi. Pia, mkono ni sehemu muhimu ya mwili inayomsaidia mtu kufanya kazi, kuwasiliana na kushirikiana na wengine, ni sehemu inayotoa nguvu ustadi na hisia katika maisha ya binadamu.

Naam, sielewi ni neno linalotumika kueleza hali ya mtu ambaye haelewi jambo fulani au hauna ufahamuwa kutosha kuhusu jambo lililosemwa kufundishwa au kufikiriwa Neno hili hutumiwa wakati mtu anakosa kuelewa maana au maana ya maneno au maelezo ya liotolewa na hivyo kumfanya asipate picha kamili ya jambo hilo Pia mtu anaposema siyelewi anakuwa anatoa ishara kuomba anahitaji msaada zaidi maelezo ya kina au ufafanuzi zaidi ili kuelewa vizuri hii inaweza kutokea kwa sababu ya luga ngumu maelezo ya siyo wazi au pia kwa sababu mtu hana uzoefu au marifa ya kutosha kuhusu mada hiyo. Pia, mwanafunzi anaweza kusema siyelewi somo hili ikiwa haelewi vizuri masomo yanayofundishwa ni vyema mwalimu aeze kumuelezea kwa upole bali asije haka mkari pia, aeze kumueleza kwa upole hadi aeze kushika somo hilo na mbalo halielewi. Pia, silewi pia inaonyesha kwamba kuna pengola marifa au mawasiliano kati ya anayeleza na anayesikiliza Halihi ya kawaida katika maisha ya kila siku kwa ni kila mtu ana maneno tofauti, anayewelewa vizuri na mengine ambayo ana hitaji msaada zaidi kujua kusema kujua kusema siilewi ni hatua muhimu ya kuonyesha niya ya kujifunza na kutafuta ufafanuzi ili kuondoa kutoelewa Pia neno silewi si aibu bali ni sehemu ya kawaida ya mawasiliano na elimu inaonyesha kwamba mtu anautambuzi wa uwezo wake na anakubali kwamba anahitaji msaada ili kufanikisha kuwelewa vizuri Hii ni njia mzuri ya kujenga mazungumzo ya kweli na enye manufaa.

Bandika ni neno linalomaanisha kuchora kuandika au kupeleka maandishi au picha kwenye sehemu fulani kama karatasi, pango, kuta au hata kwenye vifaa vya kidigitali Bandika hutumika kwa madhumuni mbali mbali kama vile kufundisha, kuwasiliana, kutangaza au kuonyesha habari muhimu kwa watu wengi Pia, neno hili hutumika sana katika shule, ofisi, masoko na maeneo ya uma kwa mfano Mwalimu anaweza bandika maelezo darasani ili wanafunzi wasome na kuelewa au mtu anaweza Bandika tangazo la kuuza bidha kwenye pango ili kuwajulisha watu Bandika ni njia rahisi ya haraka ya kueneza habari kwa idadi kubwa ya watu Bandika pia lina maana ya kueka kitu mahali kwa makini ilikitambulike au kitumiwe kwa mfano mtu anaeza akasema bandika picha kutani au kueka karatasi ya tarifa kwenye mlango ni aina ya bandika Kwa hivyo bandika sio tu kuandika bali pia ni kueka na kuonyesha kitu kwa lengo la kufanikisha mawasiliano au kutoa tarifa kwa ukamilifu na haraka Pia bandika ni tendo la muhimu katika mawasiliano na usambazaji wa habari linasaidia watu kuelewana kupata tarifa na kufanikisha malengo mbalimbali ya kijamii, kielimu na kibiashara bandika nisehemu ya mawasiliano ambayo hutoa njia rahisi ya kufikia watu wengi kwa ujumla.

Naam, mfanya kazi ni mtu anayefanya kazi fulani kwa ajili ya mtu mwingine kampuni au taasisi kwa lengo la kupata mshahara au malipo mengi Mfanya kazi anajukumu la kutekeleza majukumu na kazi zilizopangwa kwa mujibu wa maktaba au muelekezo ya muajiri wake Mfanya kazi anaweza kufanya kazi katika sekta mbalimbali kama viwanda, ofisi, shambani, hospitalini, shuleni au sehemu nyingine za kazi Mfanya kazi ni sehemu muhimu sana katika uchumi wa kila nchi Kwa sababu kazi zake huchangia uzalishaji wa bidhaa na huduma zinazohitajika na jamii Kupitia juhudi za mfanya kazi, biashara na taasisi zinaweza kuendelea watu kupata huduma na maisha ya kila siku kuwa na utulivu Mfanya kazi pia anahudumia jamii kwa kutoa huduma kusaidia uzalishaji na kuchangia maendeleo ya kiuchumi Kwa upande wa mfanya kazi ni muhimu kuwa ni nidhamu uadilifu na kujituma katika kazi ili kufanikisha malengo ya muajiri na kuendeleza maisha yake binafsi Hii ni moja au hii ni pamoja na kuheshimu sheria za kazi wakati wakazi na mahusiano mazuri na wenzake na viongozi Pia mfanya kazi ni mhimili mkubwa katika maisha ya kiuchumi na kijamii anajukumu la kuendesha shughuli mbali mbali zinazo hitajika kwa maendeleo ya mtu au mtu binafsi, familia na taifa kwa ujumla Mfanya kazi ni mchangiaji au moja kwa moja katika ustawi wa jamii na maendeleo, endelevu.

Naamu Sekta ni neno linalotumika kueleza sehemu au kundi la shughuli zinazofanyika ndani ya uchumi au jamii Zinazofanana kwa aina ya kazi, huduma au bidhaa zinazotolewa Sekta husaidia kugawanya uchumi katika makundi madogo madogo Hili kueleza vizuri aina za ashughuli zinazofanyika na mchango wake katika maendeleo ya taifa Pia Kuna sekta ya kilimo ambayo inahusisha shughuli za zote zinazo husiana na uzalishaji wa mazao ya chakula na bidhaa za kilimo Kuna pia sekta ya viwanda inayojumuisha uzalishaji wa bidhaa kama nguo vyakula vili vyotengenezwa na vifaa mbalimbali Sekta ya huduma inahusisha shughuli kama afya, elimu, usafiri, biashara na huduma za serikali Kila sekta inamchango wake maalumu katika kuendeleza uchumi na kuboresha maisha ya watu Sekta ni muhimu kwa sababu husaidia kuwainisha rasilimali wafanya kazi na uwekezaaji katika maeneo ya nayohitaji zaidi ili kupata matokeo bora Kwa kuelewa sekta tofauti, serikali wajasirimali na watu binafsi wanaweza kupanga mikakati ya maendeleo na kueka kipaumbele katika maeneo muhimu Sekta ni sehemu ya msingi katika uchumi na jamii inayosaidia kupanga na kuelewa shughuli mbali mbali zinazo changia maendeleo Pia, sekta zinasaidia kueka mpangilio mzuri wa matumizi ya rasilimali na kuhakikisha kwamba Kila eneo linapata msaada na kipaumbele kinachohitaji kupitia sekta mbalimbali taifa linaweza kufanikisha ukuaji wa kiuchumi na ustawi wa wananchi wake.

Naam, uongozi ni uwezo wa mchakato wa kuongoza, kusimamia na kuhamasisha watu au timu kufanikisha malengo fulani ni kazi ya kuongoza, kikundi, shirika au jamii kwa kutumia maarifa, ujuzi mbinu mbalimbali ili kuhakikisha kila mtu anafanya kazi kwa pamoja kwa mafanikio uongozi unahusisha kuamua mikakati, kugawa majukumu, kutatua matatizo na kuhamasisha watu kufanya vizuri zaidi Pia uongozi unaweza kupatikana katika maeneo mbalimbali kama vile familia, shule, kampuni, serikali na mashirika ya kijamii Kiongozi mzuri huonyesha mfano wa kuigwa, huwa na maono wazi na kusikiliza mahitaji ya watu anaowaongoza uongozi mzuri hutoa muongozo na nguvu ya kuleta mabadiliko chanya katika mazingira yanayohusika uongozi siyo tu kuwa na mamlaka, mbali pia ni kuwahudumia watu kwa kuwasaidia kufanikisha malengo yao na kukuza ushirikiano Hii inamaanisha kuwa kiongozi unapaswa au anapaswa kuwa na tabia za kuaminika, haki na busara ili kuleta mafanikio ya pamoja uongozi ni kipaji muhimu sana kinachochangia maendeleo ya watu, taasisi na jamii kwa ujumla ni msingi wa kufanikisha malengo na kuleta mabadiliko ya au mabadiliko chanya kupitia usimamizi bora maamuzi sahihi na kuhamasisha watu kufanya kazi kwa bidhi na mshikamano uongozi mzuri huleta mafanikio na ustawi wa pamoja na kuunganisha watu kuweza kuwa kitu kimoja.

Naamu, moja ni neno linalotumika kuweleza kitu kimoja tu bila kuongeza au kupunguza Linashiria umoja upana wakitu kimoja pekee kati ya vitu vingine vingi Neno hili linaweza kutumika katika muktadha wa hesabu wakati wakuonyesha miongoni mwachagua au kuelezea hali ya pekee Pia moja hutumiwa kuonyesha vitu au watu waliopo kwa idadi ya kimoja tu kama vile ni na kiti moja au moja katiya vitu hivi ni vipya. Hii inasaidia kufafanua nakuweka wazi idadi au hali ya kitu fulani. Zaidi ya mana yake ya hesabu, neno moja linaweza pia kuashiria umoja wa mshikamano, pia kusema tuko moja kuna mana ya kuwa pamoja kuungana na kushirikiana kama kundi au jamii moja. Hii inaonyesha nguvu ya ushirikiano na mshikamano kati ya watu Pia moja ni neno la msingi linalotumika kuonyesha idadi moja au hali ya peke na pia linamana ya umoja na mshikamano katika muktadha wakijamii neno hili ufanya mawasiliano kuwa wazi na rahizi kueleweka kuwa kuonyesha kitu kimoja kati ya vitu vingine.

Naam saba ni neno linalo maanisha nambari ya saba katika mfululizo wa hesabu ni moja ya nambari muhimu katika maisha ya watu hutumika kuhesabu vitu kupanga vitu kwa mpangilio au kueleza nafasi fulani katika mfululizo Pia mtu anaweza kusema leo ni siku ya saba ya mwezi au ni mikate ni na mikate saba mezani Zaidi ya kuwa nambari saba katika tamaduni nyingi huchukuliwa kuwa nambari yenye maana malumu au kipekee katika baadhi ya imani na mila namba saba huashiria bahati, kamilifu au heri Hii inaonyesha jinsi nambari hii imepewa uzito maalumu katika maisha ya kiroho na kijamii katika masomo ya sayanzi saba pia inaonekana katika vitu vya asili kama rangi saba za mfua na vile vile sauti saba za msiki wa asili Pia inaonyesha umuhimu wa nambari saba katika mambo mbalimbali ya maisha na asili vile vile saba ni namba nambari ya msingi yenye umuhimu mkubwa katika hesabu tamaduni na maisha ya watu Inawakilisha nafasi ya saba katika mfululizo na mara nyingi huwashiria bahati na ukamilifu katika tamaduni mbali mbali.

Naam kongamano ni mkutano mkubwa wa watu kutoka sehemu mbalimbali ambapo huja pamoja kwa madhumuni ya kujadili kubadilishana mawazo au kufikia maamuzi kuhusu jambo fulani Kongamano linaweza kuwa la kitaalumu kisiasa kijamii au kibiashara na mara nyingi huandaliwa kwa mpangilio wa maalumu ambapo kuna ratiba ya mada houtuba na mjadala katika kongamano washiriki hupewa nafasi ya kuwasilisha maoni yao kuuliza maswali na kujifunza kutoka kwa wengine hii husaidia kukuza uwelewa kuimarisha ushirikiano na kupata suluhisho za matatizo au changamoto zinazo wa kumba jamii au tasisi Kongamano pia ni njia nzuri ya kuanzisha mitandao ya kijamii na kibiashara pia kwa kawaida kongamano huwa na waandaji walio wajibika kwa kupanga shughuli zote kuanda mahali pa kukutana na kuwa hudumia washiriki kongamano linaweza kufanyika katika hoteli vyuo ukumbini wa mikutano au hata mtandaoni pia kongamano ni tukio muhimu linalowezesha watu kukutana kujifunza na kushirikiana kwa lengo la maendeleo ni jukua la kubadilisha taarifa kuimarisha uhusiano na kushirikiana kwa pamoja ili kufanikisha malengo ya pamoja kongamano huchukua sana katika maendeleo kijamii kitaluma na kiuchumi.

Naam, kinywa ni sehemu ya mwili iliyoko kwenye uso kati ya pua na mdomo na ni sehemu muhimu inayotumika kwa kula kunywa kuongea na kupumua. Kinywa kina sehemu mbalimbali kama vile ulimi, meno, midomo na ngozi ambayo husaidia katika mchakato wa kutunza na kugusa au kusaga chakula kabla ya kushuka kwenye tumbo. Pia kwa kazi zake kinywa kina hudumu kama mlango wa kuingiza chakula na maji mwilini na pia ni chombo muhimu cha mawasiliano kupitia kuongea na kuonyesha hisia kama tabasamu au huzuni. Ulimi ndani ya kinywa husaidia kutambua ladha na chakula na pia kusaidia katika sauti na lugha. Zaidi ya hayo, kinywa kina jukumu kubwa katika afya ya binadamu kufanya kazi vizuri kwa kinywa ni muhimu ili kuhakikisha chakula kina shughulikiwa vizuri kuepuka matatizo ya mgegenyo wa chakula au kuzuia maambukizi ya magonjwa. Kinywa ni kitu muhimu sana na mtu anapaswa kuzingatia usafi wa kinywa ili kueza kuweka kinywa chake kikiwa na afya na ambayo ni afya nzuri. Kwa ujumla, kinywa ni sehemu muhimu sana ya mwili inayosaidia katika shughuli za msingi za maisha kama kula kuongea kuwasiliana ni kiungo cha mwili kinachochangia ustawi na afya ya mtu kwa ujumla. Kinywa ni kitu muhimu sana na ni kitu na ambacho ni cha thamani kwenye mwili au kwenye mwili wa binadamu.

Naam suruali ni nguo ya sehemu ya chini ya mwili inayofunika miguu na kiuno hutengenezwa kwa vifaa mbali mbali kama kitambaa cha cotton denim jeans na au vile vile unaeza ukapata zingine zimeweza kutengenezwa kwa mchanganyiko wa nyuzi ili kutoa faraja Uimara na mtindo mzuri, suruali hufaa na watu wa jinsia zote na hutumika katika maisha ya kila siku, kazini, shuleni na hata kwenye starehe mbali mbali au hata nyumbani Suruali ina aina nyingi kulingana na mtindo na matumizi kama suruali ndefu, suruali fupi, suruali za kazi na suruali za kimichezo au suruali za michezo. Pia, suruali ni sehemu muhimu ya mavazi kwa sababu hutoa kinga thidi ya hali ya hewa kwa jua kali, baridi au vumbi. Zaidi ya hayo, suruali ni sehemu ya kujieleza kupitia mtindo na tamaduni aina na rangi za suruali zinaweza kuonyesha hali ya mtu mahali anakotoka au hata kikundi anacho, jiunga nacho. Katika baadhi ya tamaduni, suruali huonyesha heshima na au hadhi flani. Pia, suruali ni nguo muhimu inayosaidia kulinda mwili kutoa faraja na kuonyesha mtindo wa mtu. Ni sehemu ya mavazi ambayo inakuwa sehemu ya maisha ya binadamu kwa muda mrefu na inaendelea kubadilika kulingana na mabadiliko ya mtindo na mahitaji ya watu. Ila suruali ni kitu muhimu sana mtu anacho anapo vaa kwa sababu ni nguo ya heshima.

Naam, machi ni mwezi wa tatu katika kalenda ya Gregoria, na pia unajulikana kama mwanzo wa msimu wa joto katika maeneo mengi ya dunia. Katika mwezi wa machi, watu hupata mabadiliko ya hali ya hewa ambapo baridi ya msimu wa baridi huanza kupungua na joto kuanza kuongezeka. Asa katika nchi za kaskasini ya dunia. Hii ni sehemu ya mzunguko wa msimu wa mwaka unaoadhiri maisha ya watu, mimea na wanyama. Mwezi wa machi pia una umuhimu wa kijamii na kitamaduni katika sehemu mbalimbali. Pia mara nyingi huwathimishwa kama mwezi wa mwaka au mwanzo wa mwaka wa kilimo katika maeneo ya tropiki. Na pia kuna sherehe na matukio ya kihistoria kama siku ya wanawake duniani inayo, adhimishwa tarehe nane machi kila mwaka, sherehe hii utoa fursa ya kutambua na kuenzi mafanikio ya wanawake katika jamii. Zaidi ya hayo, machi ni mwezi wa kwanza kwa shuguli mpya katika elimu biashara na shuguli za kijamii kwa sababu wengi huanza kupanga malengo yao mapya baada ya msimu wa baridi na likizo za mwisho wa mwaka. Machi ni mwezi muhimu unaowashiria mabadiliko ya msimu, shuguli mpya na fursa za kuenzi mambo ya kijamii na kitamaduni, ni sehemu ya mzunguko wa maisha ambayo inaadhiri maisha ya watu na mazingira kwa ujumla. Machi ni mwezi na ambao una mambo mengi ya kueza kutekelezwa.

Naam katika jamii nyingi jumatatu huashiria kuanza kwa nguvu mpya mipango mipya na nafasi za kueka malengo ya wiki nzima Kwa hivyo siku hii hutumiwa sana na watu kupanga shughuli zao kuenda kazini na kuanza masomo au kazi zilizokuwa zimeachwa kwa muda wa mapumziko upande mwingine kwa baadhi ya watu jumatatu inaweza kuonekana kama siku ngumu au ya changamoto kwa sababu ni siku ya kurejea kwenye majukumu ya kila siku baada ya mapumziko Hali hii inaleta usemi na ambao ni usemi almaaruf monday blues huzuni au uchovu na jumatatu katika baadhi ya lugha na tamaduni, jumatatu ni siku ya mwanzo wa mazungumzo mapya wa wiki yenye umuhimu mkubwa katika kupanga na kuanzisha shughuli za kila siku Si hii au siku hii inatoa nafasi ya kujiandaa na kueka mwelekeo wa mafanikio katika kazi, masomo na maisha kwa jumla.

Naam, jambo nineno linalomanisha kitu chochote tukio au hali inayaweza kuzungumzo au kushugulikiwa Nineno pana ambalo linaweza kumanisha hali jambo la muhimu swali au jambo la kawaida kulingana na muktada wa mazungumzo katika matumizi ya kawaida, jambo hutumika kama salamu au kuanzisha mazungumzo kwa kusema habari za jambo au jambo gani ili kuonyesha niya ya kuanzisha mazungumzo au kujua hali ya mtu. Pia katika mazungumzo ya kawaida neno jambo linaweza kumanisha tatizo au shida flani kama vile kusema tunajambo la kusuluhisha au kitu chochote kinachoweza kuzungumziwa au kufanyiwa kitu. Kitu pia neno jambo la kukusaidia linaweza pia kuwa ni jambo muhimu au tukio au hali flani kama jambo hili linahitaji taratibu nikumanisha jambo hilo lina hitaji utaratibu kweza kulitekeleza. Neno jambo ni muhimu katika mawasiliano kwa sababu lina uwezo kufanika au aina mbalimbali za mazungumzo na hali na hivyo kurahisisha kuelewa kwa lugha rahisi hii inasaidia watu kuanzisha mazungumzo au kuelezea hali bila kuingia kwenye maelezo mengi mara moja. Pia jambo ni neno lenye maana pana sana ambalo linatumika kuonyesha kitu chochote hali au swali katika mazungumzo ya kiswahili ni msingi wa mawasiliano ya kila siku na sehemu muhimu ya kueleza na kuelewa katika jamii.

Maji ya matunda ni kinywaji kinachotengenezwa kwa kuchanganya maji safi na juisi au ladha za matunda, mbalimbali mara nyingi, maji haya hutengenezwa kwa kuongeza juisi ya matunda kama machungwa, tikiti maji, nanasi, apple, au mchanganyiko kama vile maembe au mchanganyiko wa matunda tofauti ili kutoa kinywaji kitamu. Cha afya na kinacho rudisha nguvu mwilini. Maji ya matunda ni maarufu sana kwa sababu hutoa virutubishi muhimu kama vile vitamini madini na maji yanayo hitajika kwa mwili kuendelea kufanya kazi vizuri. Kunywa maji ya matunda husaidia kuimarisha afya ya moyo ngozi na mfumo wa kinga mwilini. Pia ni njia nzuri ya kupata maji mwilini hasa wakati wa joto au baridi ya mazoezi. Maji haya yanasaidia kutengenezwa na au kwa njia mbali mbali kwa kuchanganya juisi za matunda halisi kwa kutumia viungo vilivyo hifadhiwa. Pia, maji haya ya nasaidia zaidi kuwa kueza kuimarisha afya na kueza kumpa mtu muonekano mzuri na watu wengi hupenda kunywa maji haya kwa sababu ni laini na yanakufurahisha kuliko kunywa maji ya kawaida tu. Vile vile maji ya matunda ni kinywaji cha afya chenye virutubishi vya asili kinachosaidia mtu au kinachosaidia mwili wa mtu kupata. Nguvu na afya nzuri ni chanzo bora kwa wale wanaotaka kinywaji kitamu chenye lishe na kinachowasaidia kubakisha au kubaki na afya njema kila siku. Mtu awe na muonekano mzuri maji ya matunda ni maji mazuri zaidi kuweza kuyakunywa.

Nenosiri ni neno linalomanisha neno salama au neno la siri ambalo hutumiwa kama njia ya kuingia kufikia au kuthibitisha utambulisho wa mtu kwenye mfumo, fulani, huduma au eneo la usalama. Nenosiri hutumiwa kuhakikisha kuwa mtu anayejaribu kupata huduma au taarifa ni mmiliki halali wa haki. Wa haki hizo, na hivyo kuzuia watu wasio, dihinishwa kuingia na kutumia raslimali hizo Pia, kwenye simu za mkononi, kompyuta au akaunti za mtandao mtu hutakiwa kuingiza Nenosiri ilikuweka au kuziweka kufikia huduma au taarifa zake binafsi, nenosiri linaweza kuwa mchanganyiko wa herufi, nambari na mara nyingine alama maalum ambazo mtu ndiye tu anaweza kuzijua ni vyema kuweza kueka mitandao yako ya kijamii au programu zako kuziwekea nenosiri ili mtu asieze kuweza kuingia ndani au kuweza kuona vitu vyako Pia, matumizi ya Nenosiri ni sehemu muhimu ya usalama wa taarifa na faragha hasa katika zama hizi za teknolojia ambapo taarifa nyingi huhifadhiwa mtandaoni kwa kutumia Nenosiri mtu anaweza kulinda taarifa zake kutoka kwa wizi wa matumizi mabaya Pia, nenosiri ni njia muhimu ya kulinda usalama wa taarifa, huduma na mali za mtu binafsi au tasisi. Lina hakikisha kuwa hakika au haki na usalama vinaendelea kudumishwa kwa kuzuia upatikanaji, usioadhimishwa. Nenosiri ni sehemu ya msingi ya usalama katika maisha ya kidigitali na hata katika shughuli za kila siku ni vyema mtu kuweza kueka mitandao yake ya kijami yote kuweza kueka nenosiri ili iwe salama.

Naam, kubwa hutumika kueleza umuhimu au nguvu ya jambo fulani katika maisha Pia tunaposema shida kubwa, tunamanisha tatizo ambalo linachangamoto nyingi au linaadhiri kwa kiwango kikubwa, watu au hali fulani hivyo hivyo furaha kubwa inaonyesha hisia za furaha isio ya kawaida ya nyamsisimuko na dhamani kubwa kwa mtu au kikundi Pia kubwa huashiria mtu ambaye amekomaa au ambaye ana umri mkubwa na mara nyingine hutumika kuonyesha heshima kwa watu wazee au watu wenye cheo au nafasi malumu katika jamii Hii inaonyesha kwamba neno kubwa linaweza kuhusisha sifa za utu, heshima na mamulaka kubwa linaweza kuelezea hali ya msongomano au kiwango cha kitu kama vile kisiwa kikubwa cha watu au mto mkubwa unao sambaza maji mengi Hii naonyesha uwezo wa kitu hicho, kuadhiri au kuhusika katika maisha ya watu wengi au mazingira Pia neno kubwa lina mchango mkubwa katika mawasiliano kwa sababu linaweza kueleza vipimo vya mwili thamani, nguvu, hisia, umri na umuhimu wa jambo fulani lina tufundisha jinsi ya kutoa maelezo ya kina na kuelewa tofauti katika ya vitu Pia hali na hisia mbalimbali katika maisha yetu Kupitia neno hii tunaweza kueleza kwa ufasaha na kwa kina ambapo mambo muhimu ya naayo tuzunguka na kutuadhiri maisha yetu kwa njia mbalimbali. Neno kubwa ni neno na mbalo likona maana nyingi tofauti.

Nzuri ni neno linalotumika kueleza hali sifa au kitu ambacho ni kizuri, cha dhamani au kinachofaa kwa mujibu wa matarajio au viwango fulani. Neno hili linamana ya jambo lenye ubora, ufanisi au usafi unaoridhisha na kuleta furaha au kuthihirika kwa mtu anayelitumia au kuliongelelea. Pia neno nzuri hutumika kueleza mambo mbalimbali kama vile tabia za watu hali za mambo matokeo ya kazi au hata mazingira. Mtu anaweza kusema jambo lako ni nzuri kumanisha hali ya mambo ni mazuri au nzuri zaidi kuliko ilivyo tarajiwa. Pia tunaweza kusema chakulahiki ni kizuri kuonyesha ladha au ubora wa chakulahicho vile vile, nenozuri linaweza kuonyesha hizia za au hizia nzuri kama furaha amani na kuridhika Pia kusema ni na hizia nzuri kuna manisha mtu anahali ya furaha au utulivu wa moyo Pia linaweza kuashiria tabia njema au madili mema kama kusema yeye ni mtu mzuri uonyesha mtu mwenye tabia njema na madili bora au mtu huyo ni mtu nambaye ni mtu wa heshima nzuri katika mawasiliano, nenosiri ni neno la kuthamini, kutambua na kuonyesha shukrani au furaha, kutumiwa pia kama salamu au jibu la heshima, mfano kusema, nzuri sana kama jibu la swali la hali au kwa kuonyesha kuridhika vile vile, zuri ni neno lenye maana pana linalotumika kuonyesha ubora, furaha, amani na maadili, mema, linasaidia kuleta hisia za kuridhika na mshikamano katika mawasiliano yetu, na nisehemu muhimu ya kueleza mambo mazuri ya nayotuzunguka katika maisha yetu.

Matunda ni mazao yanayotokana na mimea hasaa yale ambayo hutumika kama chakula kwa binadamu na wanyama matunda yanayotokana na sehemu za mimea zinazosaa mbegu na mara nyingi huwa na ladha tamu au kidogo chenye asidi ambayo huvutia watu kula matunda ni chanzo muhimu cha vitamini, madini, sukari na maji na hivyo huchangia lishe bora na afya njema ya mwili matunda hutofautiana kwa rangi ukubwa ladha na aina na yanaweza kula chakula kibichi au kutumia kutengeneza juisi, viazi, germs au hata dawa za asili Baadhi ya matunda ni maarufu ni embe, ndizi, machungwa, parachichi tikitimaji, nanasi na maembe Pia matunda haya hupatikana katika miti mimea midogo au mimea ya mvua Pia lishe kutoka kwa matunda ni muhimu sana kwa sababu hutoa virutubishi kama vitamin C, vitamin E na nyuzinyuzi ambazo husaidia kuimarisha kinga ya mwili, kusaidia mgegenyo wa chakula na kuzuia magonjwa mbali mbali Pia matunda yana maji mengi ambayo husaidia mwili kupata unyefu unyefu muhimu hasa wakati wa joto lishe ya matunda ni sehemu ya maisha ya kitamaduni na kijamii katika maeneo mengi, hutumiwa katika sherehe, zawadi na tamasha, na pia huchangia uchumi wa wakulima wauzaji, wadogo katika maeneo ya vijiji na miji na ambayo miji watu wa miji huja kununua matunda yale kueza kuwanufaisha au kueza kuwapa faida wapandaji au wakulima.

Oktoba ni mwezi wa kumi katika kalenda ya Gregoria na unajulikana kama mwezi wa mwisho wa msimu wa joto katika maeneo mengi ya dunia au mwanzo wa msimu wa baridi katika sehemu nyingine. Katika mwezi huu, watu wengi huanza kuandaa mandalizi ya msimu wa baridi na pia shughuli mbali mbali za kilimo na biashara huendelea kwa nguvu. Katika historia na tamaduni mbali mbali, oktoba hudhimishwa kwa matukio maalum kama vile siku kuu za kitaifa na kimataifa kwa mfano tarehe moja oktober huadhimishwa siku ya wazee duniani ili kuenzi na kudhamini mchango wa wazee katika jami. Pia katika baadhi ya nchi, oktoba ni mwezi wa kuhamasisha, afya kama mwezi wa kuangalia saratani ya kifua na mambo mengine mengi. Oktoba pia ni mwezi wa mabadiliko katika mazingira ambapo mimea hubadilika rangi kutoa au kutokana na kuanza kuanguka kwa majani haswa katika maeneo yenye misimu ya baridi Hii huleta madhara au kuweza kufanya mimea iwe mimea na ambayo imedhoofika Pia ya kuvutia na hupendelea na watu wengi. Pia oktoba ni mwezi muhimu unaowashiria mabadiliko ya msimu, shughuli za kijamii na makumbusho mbalimbali ni kipindi ambacho watu hujiandaa kwa msimu unaokuja na pia huathimisha mafanikio ya na changamoto za maisha kwa njia mbalimbali.

Rahisi ni neno linalotumika kueleza kitu ambacho ni rahisi kufanikisha kuelewa au kufanya bila ugumu mkubwa lina ashiria hali ya ushawishi wa chini wa changamoto au matatizo katika kufanya jambo fulani na mara nyingine lina husiana na vitu vinavyo ruhusu mtu au kundi kufanya kazi kwa urahisi na haraka katika maisha ya binadamu, neno rahisi hutumika kueleza mambo mbalimbali kama masomo, kazi, maelezo au njia za kutatua matatizo. Pia, mtu anaweza kusema swali hili ni rahisi kumaanisha, swali hilo limeeleweka kwa haraka na linajibiwa bila shida. Vile vile njia rahisi inamaanisha, njia ambayo si ngumu kufuata au kuelewa Zaidi ya maana ya kimfumo neno rahisi linaonyesha pia mtazamo wa mtu kuhusu jambo fulani kitu kinaposemekana kuwa rahisi Mara nyingi huleta hisia za kuridhika furaha na utulifu kwa mtu anayehusisha nacho au anayehusishwa nacho. Hii inasaidia kuondoa wasiwasi na hofu inayoweza kuambatana na ugumu wa kazi au hali fulani. Pia, neno rahisi ni neno lenye maana ya kitu kinacho weza kufanyika au kukueleweka kwa urahisi bila matatizo makubwa. Lina tufundisha kuwa katika maisha mambo ambayo ni rahisi kuwa na mvuto zaidi kwa watu na hutowa motisha ya kuendelea, kujifunza na kufanya kazi kwa ufanisi. Rahisi ni sehemu ya mawasiliano na maisha yanayo ruhusu mtu kupata mafanikio kwa njia ya kawaida na yenye ustawi mzuri.

Mbele ni neno linalotumika kueleza nafasi mwelekeo au sehemu ambayo iko mbele ya kitu kingine au mtu. Inaonyesha upande au sehemu inayo karibia mbele au mbele zaidi katika muktadha wa nafasi au muda. Neno hili linaweza kutumika kwa njia tofauti kulingana na mktadha wa mazungumzo katika sehemu nyingi mbele ina maana ya sehemu inayotangulia mbele ya mtu au kitu kama vile kusema mtu yule yuko mbele ya gari ni kumaanisha kukaa sehemu iliyo karibu na mbele au kukuwa mbele ya kitu fulani Neno hili lina maana kubwa zaidi kwa sababu linaonyesha kitu na ambacho kiko mbele au hisia na ambayo ni ya mbele Pia neno hili linaweza pia kusema iwapo, unaweza ukasema mtu yule yuko mbele ya nyumba au mbele ni neno lenye Maana pana linalotumika kueleza nafasi ya mbele ya kitu mwelekewa wa kuendelea mbele au hata kipindi cha siku zijazo linasaidia kueleza mwendo nafasi na matarajio katika mawasiliano ya kila siku na maisha kwa ujumla.

Kushoto ni neno linalotumika kueleza upande wa mwili kitu au nafasi iliopo upande wa kulia wa mtu Ikiwa anaangalia mbele kwa maneno mengine kushoto ni upande ulioko upande wa kushoto wa mwili wa mtu au kitu fulani Pia katika mazungumzo ya watu neno kushoto hutumika kueleza mwelekeo au nafasi Pia mtu anaweza kusema geuza kushoto kumanisha badilisha mwelekeo wa kwenda upande wa kushoto Pia hutumika kumwelekeza mtu kwenye sehemu au mwelekeo au kushoto kama duka liko kushoto kwa barabara hii au njia iyo ipo kushoto mwa barabara hii Zaidi ya mwelekeo wa kimwili kushoto pia linaweza kuashiria upande wa kisiasa au kijamii ambapo mara nyingi watu huzungumza au huzungumzia kushoto kama upande wa maoni au itikadi zinazohusiana na mabadiliko usawa au haki za kijamii Vilevile kushoto ni neno muhimu katika maelezo ya mwelekeo nafasi na hata itikadi mbalimbali inatumiwa kueleza upande wa mwili mwelekeo wa haraka au hata mtazamo fulani katika siasa na jamii Neno hili husaidia sana katika kuelezea nafasi na kuwasiliana kwa ufanisi.

Naam tutaonana baadaye ni methali au kauli inayotumiwa kama salamu ya kuwaaga wakati wa watu wanapokuwa wanatenganishwa kama muda lakini wanatarajia kuonana tena katika siku zijazo au siku hiyohiyo Neno au ni maneno yanayobeba ujumbe wa matumaini na ahadi ya kuwa mawasiliano, mahusiano au mikutano haitakoma kabisa bali yataendelea baada ya muda fulani Pia tutaonana baadaye hutumiwa kuonyesha kwamba ingawa mtu anaondoka au kuachana na mwingine kwa sasa bado kuna mpango na wakukutana tena hivyo kuhifadhi uhusiano au mshikamano kati yao maneno haya yanaongeza hisia za karibu, heshima na imani kati ya watu wawili au zaidi Zaidi ya kuwa salamu ya kuaga, tutaonana baadaye inaweza pia kuashiria uvumilivu na matumaini katika hali ngumu ambapo mtu anahimiza mwingine kuwa na subira na matumaini kwa kuwa uhusiano au hali itaboreka au kuendelea siku zijazo. Ni kauli inayochangia kuimarisha mahusiano ya kijamii na kuonyesha mshikamano wa baadaye Pia maneno haya hutumiwa pia kuonyesha heshima na utu kwa mtu anayetoa kwaheri kwani yanaonyesha kuwa mahusiano hayapotei bali yana ya nathaminiwa na kutarajiwa kuendelea Tutaonana baadaye ni kauli, kauli yenye maana na ambayo ni kauli nzuri zaidi, yenye maana nzito, inayobeba, ujumbe wa matumaini, mshikamano na kuendelea kwa uhusiano hata baada ya kutengana kwa muda. Ni sehemu muhimu ya mawasiliano ya kila siku yanayoonyesha heshima imani na mshikamano kati ya watu, katika maisha yao ya kila siku na kijamii.

Sukari ni aina ya chakula au kiungo kilicho na ladha tamu kinachotokana hasaa na mimea kama vile miwa au tandala. Sukari hutumika sana kama kiambato cha kuongeza ladha kwenye vyakula na vinywaji na pia hutolewa katika aina mbalimbali kama sukari nyeupe, sukari kawaida, sukari ya kahawia au sukari ya punje Kimuundo sukari ni aina ya wanga ambao mwili hutumia kama chanzo cha nishati. Tunapokula sukari hutumia haraka na mwili kutoa nguvu zinazohitajika kwa shughuli za kila siku kama kazi, mazoezi na shuguli za akili. Hata hivyo matumizi ya sukari mengi sana yanaweza kusababisha matatizo ya kiafia kama ugonjwa wa kisukari, kuongeza kwa uzito na matatizo ya meno Pia sukari hutumiwa katika utengenezaji wa bidhaa nyingi za chakula kama vile keki, pipi, juizi na vinywaji vya baridi. Pia ni sehemu muhimu katika tamaduni mbali mbali za chakula ambapo hutoa ladha na kuleta furaha katika kula. Sukari ni kiungo muhimu kinachotumika kuongeza ladha tamu kwenye vyakula na pia chanzo cha nishati kwa mwili. Hata hivyo matumizi yake yanahitaji kuwa kwa kiasi kinachofaa ili kuepuka matatizo ya kiafya na kuhakikisha afya njema. Sukari ni sehemu ya maisha ya kila siku na ina mchango mkubwa katika lishe na tamaduni za chakula duniani.

Daima ni neno linalomanisha jambo linaloendelea bila kukoma au kwa muda mrefu usio na kikomo Linaonyesha hali ya kudumu izio yumba na kuendelea kwa muda wote au kwa mfululizo bila kuadhiri na mabadiliko ya wakati nenohili hutumika kueleza tabia matendo au hali ambazo huwa hazibadiliki au hazizuiliki Pia daima hutumika kuonyesha jambo ambalo mtu anapaswa kuendelea au kuendelea kulifanya au hali ambayo inapaswa kudumu kama vile kusema daima kuwa mwaminifu au tupende amani daima hii inaonyesha umuhimu wa kuendelea na tabia au hali nzuri bila kuacha Zaidi ya maana ya kudumu neno daima linaweza kua shiria ahadi mshikamano au amani imani ya kuendelea kwa kitu fulani kwa muda wote Pia, nitakupenda daima linaonyesha ahadi ya upendo usio na mwisho Daima ni neno lenye nguvu linalotumika kueleza hali za kudumu matendo ya nayopaswa kuendelea na imani za muda mrefu linasaidia kueleza ustahimi lifu, mshikamano na thabiti katika maisha na mawasiliano ya kila siku na ni sehemu muhimu ya lugha inayobeba maana ya kuendelea na uthabiti.

Naam, bei gani ni swali linalotumika kuuliza dhamani ya kitu fulani kwa pesa au gharama ya kununua au kupata huduma Swali hili linaonyesha nia ya kutaka kujua kiasi gani kinachotakiwa kulipa ili kupata bidhaa huduma au rasilimali fulani Pia bei gani hutumika wakati mtu anapotaka kujua dhamani halisi au gharama katika klub ya kufanya ununuzi au mkataba Pia mtu anaweza kusema bei gani ya mkate huu au bei gani ya kuingia katika ukumbi huu ili kupata taarifa ya gharama inayohitajika Swali hili lina umuhimu mkubwa katika mawasiliano ya biashara, ununuzi na usimamizi wa raslimali kwa sababu linawezesha watu kupanga bajeti, kulinganisha bidhaa na kufanya maamuzi sahihi kuhusu matumizi yao. Kupitia kujua bei, mnunuzi anaweza kuepuka, kutojua gharama na kuandaa fedha za kutosha. Pia kuuliza bei gani ni sehemu ya mawasiliano ya kawaida ambayo husaidia kuanzisha mazungumzo ya biashara na kuambiana ubora wa bidhaa na kupata huduma bora kwa gharama inayofaa Pia, bei gani ni swali muhimu linalotumika kuelewa gharama ya kitu au huduma linasaidia watu kupanga matumizi yao kufanya maamuzi ya ununuzi na kuanzisha mazungumzo ya biashara kwa njia yenye ufanisi na kuelewana.

Mbaya ni neno linalotumika kueleza kitu, hali au tabia ambayo si nzuri yenye madhara au isiokubalika Linaashiria ubaya tatizo au hali isiyofaa ambayo inaweza kuleta hasara huzuni au matatizo kwa mtu au mazingira yanayohusika Neno hili linatofautiana na nzuri ambalo linamaana ya jambo nzuri au la manufaa Pia mbaya hutumika kueleza mambo mbalimbali kama vile matokeo mabaya tabia mbaya au hali ngumu Pia mtu anaweza kusema hali ya hewa ni mbaya kumaanisha hali ya hewa si nzuri na inaweza kuleta shida kama mvua nyingi au ukame vile vile tabia mbaya inamaanisha tabia zisizoridhisha au zisizoweza kuathiri vibaya wengine Zaidi ya maana za kawaida, neno mbaya linaweza kuashiria hali ya hisia au hali ya maisha isiyoridhisha kama vile kusema nina siku mbaya, kuonyesha mtu ana shida huzuni au changamoto katika maisha yake. Pia, katika mawasiliano, kutumia neno mbaya hutoa onyo au hutahadhari kuhusu jambo fulani ambalo linaweza kuleta madhara au matatizo, hii inasaidia watu kuelewa hatari au hali zisizotarajiwa na kuchukua hatua za kuepuka au kuboresha hali hiyo. Pia neno mbaya ni neno lenye maana ya hali, tabia au matokeo yasiofaa au yenye madhara Inatumiwa kueleza changamoto matatizo au hatari katika maisha na hutoa taarifa muhimu katika mawasiliano ya kila siku ili kusaidia kutambua na kushughulikia hali zisizoridhisha.

Yai ni bidhaa inayotokana na ndege au wanyama wengine walio zaliwa viumbe wapya Hasa kuku ni sehemu ya mwanzo wa maisha ya ndege na hutumika kama chakula maarufu cha na chenye lishe nyingi kwa binadamu Yai linaganda la nje linalo linda sehemu ya ndani ambayo ni maji na chembe-chembe za lishe kama proteini mafuta na vitamini Pia, yai hutumika kwa njia mbalimbali kama kukaanga, kupika, kutengenezwa kama sehemu ya keki, mikate na vyakula vingine Yai ni chanzo, kizuri cha proteini, madini kama chuma na zinki, pamoja na vitamini muhimu kama vitamini A, D, B12 na hivyo huchangia katika lishe bora na afya ya mwili Pia zaidi ya matumizi yake kama chakula mayai yana umuhimu katika sekta ya kilimo na biashara ambapo huuzwa kwa wingi na hutoa kipato kwa wakulima na wafugaji Pia mayai ya nafaa kwa utunzaji wa familia na hutumiwa mara nyingi katika vyakula vya nyumbani Yai ni bidhaa muhimu inayotokana na ndege na hutumika kama chakula chenye lishe na dhamani kubwa kiafya ni sehemu ya maisha ya kila siku na inamchango kubwa katika lishe biashara na maisha ya watu wengi duniani ni vyema watu waeze kufuga kuku wengi ndo waeze kupata mayai kwa wingi kwa sababu mayai ni faida na pia ni lishe nzuri kwa afya ya binadamu.

Jana ni neno linalomaanisha siku iliopita kabla ya leo Linaonyesha muda wa zamani wa hivi punde hasa siku moja iliopita au kutoka wakati wa sasa Kwa maneno mengine jana ni kipindi cha siku iliopita ambacho kina maana kubwa katika kuzungumzia matukio, hisia na kumbukumbu za wakati uliopita katika mazungumzo ya kila siku, jana hutumika kueleza mambo yaliyo tokea siku moja kabla ya sasa kama vile nilienda sokoni jana au jana ilikuwa siku nzuri Hii inasaidia kueleza matokeo na hali ambazo zilitokea tena leo lakini sinaathiri au kuhusiana na hali ya sasa Pia, zaidi ya maana ya muda, neno jana linaweza kuashiria kumbukumbu, usoevu au mafanikio yaliyopita, ambayo mtu anataka kuzingatia au kuzungumzia katika muktadha wa sasa. Hii ni muhimu katika mawasiliano kwa sababu inasaidia kueleza mabadiliko, maendeleo na matatizo yaliyotokea. Kwa ujumla, jana ni neno muhimu katika kueleza muda wa zamani wa hivi punde hasa siku moja iliopita linasaidia kuelewa na kuzungumza kuhusu matukio ya zamani na ni sehemu ya lugha inayowezesha kuwasiliana kuhusu historia yetu ya hivi karibuni na usoevu wa maisha Neno jana ni neno na ambalo hutumika kuweza kuelezea maana tofauti tofauti au kueza kueka kumbukumbu zilizopita muda mfupi au siku ya jana.